Naam, niambie kuhusu timu yako unayoipenda ya mpira wa miguu. Naam, kusema kweli, mpira wa mguu ni aina ya soka ambayo inapoiona ninaskia kwamba inaniburudisha ina nifanya nijihisi kwamba nimeburudika iwapo nilikuwa na msongo wa mawazo. Umeweza kufikia mwisho. Hivyo, kuna timu tofautitofauti ambazo huweza kushiriki sana kwenye mpira wa miguu na jina ingine ya mpira wa miguu ni kandanda. Hivyo, mimi nina timu ya kispesheli ambayo ninaipenda sana na ninaidhamini nishambikia pale ambapo inapukua ikicheza. Hii si timu nyingine bali ni timu ambayo ni Liverpool. Hii ni timu ambayo hukuanga, huko ughaibuni ambayo hucheza mpira kwa kweli kwamba unaona kwamba hawa ni watu wanaoelewa nini ambacho wanachokifanya. Ni timu ambayo wanaicheza vyema, wanacheza mpira vyema unaona kwamba Liverpool ikiwa na msongo wa mawazo umeweza kufikia mwisho. Hivyo, si tu kusema kwamba ni kuipenda, la hasha, ninajua kwamba ni timu ambayo ina uspesheli maalum. Ni timu ambayo kwa kweli, inajua kwamba inafaa kutimiza lile ama lile lingine. Hivyo mimi binafsi huhakikisha kwamba ninaipenda kwa sababu ninajua manufaa ambayo yanatokana na hii timu. Ni manufaa mengi sana. Kweli ama jambo la kwanza ni kwamba pale ambapo mna msongo wa mawazo hii timu inachangia pakubwa sana katika jinsi ambavyo nitakavyoweza kukabiliana nao. Hii timu ndiyo itakayo nichangia sana ni jinsi gani ambayo nitakavyo weza kutekeleza suala lile ama lile lingine. Hivyo ni vyema kudhamini kwamba mimi ni mtu ambaye natambua kwamba timu ina nafasi yake. Timu inayocheza mpira wa miguu ni timu ambayo kwa kweli inapoingia na za upinzani kama vile Manchester United ama vile Asenali. Hizi ni timu ambazo inazieka chini kuhakikisha kwamba inachukua ubingwa. Na kweli hii ni timu kwamba ilikuwa umeshinda ubingwa mwaka jana. Hivyo nina hiari sana ni timu ambayo kwa kweli ukiitazama ikicheza inakutia moyo kuendelea kuangalia kutazama mpira. Hivyo kuna wakati mwingi mimi huweza kunibidi niende hadi kwenye kiwanja chenyewe ili kuweza kutazama mpira. Na wakati mwingine huweza kunibidi mimi binafsi niweze kutazama kupitia aidha kwenye televisheni, runinga, au pia kusikiliza kwenye redio au pia kuitazama kwenye mitandao kama vile simu. Hivyo jinsi gani ambavyo ninavyo utazama mpira huweza kutofautiana sana. Na hivyo, ni timu ambayo Liverpool ni timu ambayo ninaipenda sana naidhamini kuwa najua kwamba uwezo wake ni uwezo wa kipekee sana ina uwezo wa kutekeleza mambo mengi sana bila kuwepo kwa mchanganyiko. Unaweza kushiriki na timu gani ya mpira wa miguu unayoipenda? Naam, iwapo ningepewa nafasi ya kuweza kushiriki kwa kweli, mimi ni mchazaji maarufu sana. Mimi ni mchezaji ambaye aliye na kipaji cha kucheza mpira wa miguu hivyo iwapo Liverpool wangeweza kunipa hiyo nafasi kwamba ningeweza kushiriki nao. Kwa kweli ningefurahi sana na kwa kweli, kuna timu za zile ambazo huwa nashiriki nazo ilhali najua timu ambayo naipenda sana. Timu kutoka ujerumani ambayo ni Liverpool. Hii ni timu pale ambapo ninapo kuiona ikicheza kwa kweli nasikia nimetosheka. Hivyo iwapo ingenipea nafasi nishiriki nao kwa kweli ingekuwa jambo muhimu sana. Jambo la kunifurahisha na kulifanya moyo kuendelea kuwa pamoja nao. Kuipenda zaidi na zaidi. Labda, unaweza kueleza ni tangu lini umeanza kupenda hii timu? Naam, hii timu nilianze kushabikia nikiwa miaka saba unusu hivi. Hapa ni pale ambapo tuli walipokuwa wakingangania sana na niliona ni kwamba ina wachezaji maalum. Angalau kunao bado wamebakia hadi sasa hivi lakini kwa kweli huo wakati haikuwa na nguvu kama kiasa ambacho ilicho nacho sahii. Sahii wanaweza kuweza kuingia kwenye timu zingine zote za upinzani na wanatoka wakiwa na ubingwa hivyo ni timu ambayo nimekuwa nayo kutoka ujana wangu. Je unakumbuka mchezo wa kushangaza wa timu yako? Naam, nakumbuka kwamba ilikuwa mchezo ambayo tulikuwa tumepigwa nne sare na tulikuwa tumepigwa nne sufuri na timu ya asenali. Hivyo, baada ya kipindi cha mapumziko kwa kweli kocha aliweza kuwapa mawaidha. Na pale ambapo waliporudi motisho ulijibiwa uli jidhihirisha wenyewe tulikoweza kuwapiku wapinzani wetu ambao walikuwa wametupiga nne tukaweza kuwapita tukaweza kuwafunga magoli saba tukawaacha wakiwa na manne bado hivyo ni vyema na idhamini sana kujua kwamba ni ile kumotisha mbayo wanaweza kukupea kama wewe shabiki. Wanaweza kusaidia pale ambapo aidha una msongo wa mawazo. Wanakusaidia sana pale ambapo aidha unajisikia uko chini hivyo Liverpool naipenda.

Jambo gani la dini ni muhimu kwangu? Naam kitu cha kwanza kuweza kutambua na kudhamini kwa swali hili ni kwamba, dini ni kitu ambacho mimi nakithamini binafsi, ni kitu nakichukulia kwamba, ni imani yangu yanifanya kwamba, ninaipenda dini, dini si swala tu la kusema kwamba, aidha unaweza kushabikia dini fulani ama ile ingine, la hasha, unafaa kutambua kwamba, kila dini, huwa na uspesheli wake, kila dini na kitu ambacho kimeweza kujificha ndani yake, hivyo, swala la kusema kwamba, ni dini gani, ni jambo gani muhimu kwangu kwa dini. Ni kitu ambacho kwa kweli, kinanihitaji nikuwe na uwezo, wa kuweza kuwa makini sana ili kuweza kudhamini kitu gani, ambacho kiko kwenye dini, ambacho kina umuhimu sana. Na kwa kweli, kwenye dini tunajua kwamba, imani ambayo mtu aliyo nayo ndicho kitu ambacho, kinakusaidia sana katika kwa dini. Na kwa kweli, imani ya mtu binafsi ndiyo inamfanya anakuwa mtu ambaye ana imani kuwa ana uwezo wa kudhamini na kujua kwamba aidha atajihusisha na dini fulani ama ile nyingine. Hivyo mimi binafsi ningesema kwamba kitu ambacho ninacho kidhamini sana katika dini ni imani ya mtu binafsi. Imani, heshima na kuhakikisha kwamba nini ambacho anatarajia mwishoni lengo lake ni lipi. Hivyo, ni vyema sana kudhamini kwamba imani ya mtu ndicho kielelezo, ndiyo kitu ambacho kinaweza kumuwezesha kufuata mkondo fulani. Ndicho kitu ambacho kina msaidia kuweza kuhakikisha kwamba, aidha mwishoni ameweza kutimiza swala hili ama ile nyingine. Hivyo, imani kitu ambacho unahitaji kupewa kipaumbele sana. Kwani sio tu swala la kusema kwamba ni kuhapa la hasha ni kutambua kwamba imani ndiyo inakuwa kama mwelekezo wa dini ya mtu binafsi. Imani ya ambayo mtu aliyonayo ndio inamfanya aidha akuwe mwenye dini wakiislamu ama akuwe na dini aidha ya kikristu ama dini zinginezo. Hivyo imani ni kitu cha muhimu sana inapoingia kwenye mambo na inapoingia kwenye sekta ya dini. Tunajua pia dini ni pahali ambapo kunahitaji heshima. Heshima hudhiirisha tofauti tofauti. Kwanza unakuwa na heshima na mungu wako. Unakuwa na heshima na pia na mapadre ama wale viongozi wanao kuongoza kwenye dini. Pia unakuwa na heshima na mtu ambaye mnashiriki naye kwenye dini. Hivyo, pia heshima ni kitu cha maana sana katika dini. Jua pia, jinsi gani ambavyo unavyofaa kutekeleza katika dini huweza kuzunguka kati ya dini na imani na heshima. Hivyo haya ni mambo mawili ambayo unafaa kuyatilia maanani sana. Najua kwamba, umuhimu ambao, jambo ambalo ni muhimu sana kweli ni imani. Kwani imani, ndiyo muongozo wa jinsi gani mtu anaye anavyo amini ndiyo muongozo unaomsaidia mtu kujua aidha ana imani kuhusu swala hili ama kuna jambo ambalo linamtatiza. Pili ni heshima, heshima ambayo mtu anampa mwingine heshima ambayo anaionyesha kwenye mapadre heshima ambayo anaionyesha pia kwenye nafasi ambayo aliyonayo hiyo jambo la kutilia maanani sana kuwa kwamba heshima na imani ndicho kitu cha muhimu sana katika dini.

Naam, uzoefu gani wa kazi umenifundisha zaidi ni swali ambalo kwa kweli linanisaidia kujua kwamba aidha ni jinsi gani ambavyo nimeeza kutekeleza majukumu yangu ya kazi. Hivyo uzoefu ni kitu ambacho unakifanya leo unakifanya kesho pia unakirudia siku ambayo aidha inayokuja. Hivyo uzoefu si suala la kusema kwamba utafanya leo kisha uwachane nalo la hasha. Unafaa kujua mtu mzoefu ina maana kwamba anafanya suala akilirudiarudia anafanya suala leo kesho kesho kutwa bila kusikia uchovu. Hivyo ni vyema kuthamini kwamba uzoefu huwa na mafunzo tofauti tofauti. Uzoefu huweza kufunza mtu binafsi kuwa na nidhamu. Unafaa kutambua kwamba, iwapo utabidi kuwa na uzoefu iwapo utafanya suala leo, suala kesho, inakubidi kuwa na nidhamu. Inakubidi pia ukuwe na subira. Nidhamu na subira ni vitu vile ambavyo kwa kweli huchangia pakubwa sana, ili kumsaidia mtu kuwa na uzoefu wa kufanya jambo. Kwa mfano unaeza kutambua kwamba, iwapo mtu hana nidhamu ama iwapo mtu hana subira. Hivyo, ni vigumu sana na haiwezekani inamfanya kwamba hawezi kutekeleza suala ile ama lile lengine aidha hawezi kufanya shughuli ama ile nyingine. Kwa sababu ya kuwa kwamba hana nidhamu ya kufanya uzoefu unajua uzoefu ama kufanya suala fulani. Ni kitu ambacho kwa kweli huwa kinachosha. Ni kitu ambacho huweza kumweka mtu ama adinasi yeyote kwenye sekta ambayo inamufanya anajihisi kwamba ni kana. Ni kana kwamba hajisikii kutekeleza hilo suala tena. Hivyo ili ukuwe na huo uzoefu wa kuweza kufanya kazi na kuweza kurudiarudia lazima kwamba ukuwe na kitu kinaitwa subira. Hili lazima ukuwe bado na bidii. Hivyo uzoefu umeeza kunifunza mambo tofauti tofauti sana. Uzoefu umenifunza kwamba subira kwa kweli huvuta heri. Subira na kuwa mvumilivu pia ni kitu cha maana sana. Mimi kwenye kazi nimeeza kujifunza mengi sana kutokana na uzoefu wangu. Pia nimeeza kujifunza kwamba nidhamu ina umuhimu. Kuwa na nidhamu kwamba hata kama unaifanya leo hata kama itakubidi ufanye leo kesho, kesho kutwa kwamba hauwezi kuisitisha kwamba unajua mwishoni. Ni nini ambacho unachokihitaji. Unajua mwisho wa siku. Ni nini ambacho unachokitaka kutoka kwenye hiyo kazi. Hivyo ni vyema kuthamini kwamba mtu mwenye nidhamu mtu ambaye ana uzoefu. Hana mengi sana ya kujifunza kutokana na huo uzoefu. Ana mengi sana ya kupigiwa mfano ambayo. Mwishoni atakuja kusema kwamba. Nilieza kupata haya kutoka na uzoefu. Nilieza kujifunza hili ama lile lengine kutokana na uzoefu wangu. Hivyo si swali tu la kusema kwamba. Uzoefu nilio kupigia mfano. La hasha nikujua kwamba uzoefu unanafasi yake na uzoefu. Unakitu ambacho. Huwa kinacho kwa ubunifu sana. Hivyo, mimi binafsi ninajua kuwa uzoefu umenifunza kuwa mvumilivu jambo la kwanza. Kuvumilia kila kitu, kuvumilia kila aina ya wafanyi kazi kuvumilia kila sekta ambayo napitia na kuvumilia mambo tofautofauti. Pili, ni uzoefu umenifunza kuwa na nidhamu. Imeniweka ile hisia kwamba nidhamu ni kitu cha kupau mbele kwenye kufanya shughuli zangu za leo kesho na kesho kutwa. Hivyo, pia imenifunza kwamba mtu aliye na uzoefu kwa kufanya swala fulani unakupea kwamba unakufanya unakua maarufu sana kwa hilo swala inakufanya unakuwa kwamba unaweza kutekeleza swala lako kwa urahisi sana. Hivyo uzoefu ni kitu cha kupigiwa mfano. Uzoefu ni kitu ambacho naweza sema kwamba kimechangia pakubwa sana. Kwa jinsa ambavyo navitekeleza wajibu wangu. Hivyo si swala tu la kusema kwamba uzoefu umenifunza jambo moja ama lingine. La hasha, umekuwa na mchango mkubwa sana kwa ufanyikazi wangu. Umekuwa mchango mkubwa sana kwa uhusiano wangu kwa watu wote wanaofanya kazi kwenye kampuni. Si tu wafanyikazi wakubwa ama wanyadhi kubwa la hasha pia wafanyikazi ambao adhi yao ni dogo kuniliko. Hivyo ni jambo la kutilia maanani sana kwamba uzoefu unakupa kipaumbele sana kusaidia kuweza kuwa na nidhamu, uelewa wa mambo na kuweza kuwa mtu ambaye unaweza kutekeleza wajibu wako ipasavyo.

Niambie kuhusu ujuzi ungependa kujifunza naam mi binafsi ni mtu ambaye nadhamini kwamba mtu wliye na ujuzi ana umaana sana katika kazi, ana maana sana katika jamii, ana maana sana katika kila kitu na kila jambo ambalo analolitekeleza. Hivyo, kuhusu jambo ambalo lingependa kujifunza ni kitu cha maana sana. Na maisha yangu nimeyaeka kwamba kila siku, kila dakika, kila wakati. Ninajaribu kwamba nimeeza kujifunza jambo jipya. Ama nikaeza kuhakisha kwamba nimeeza kujifunza jambo ambalo ninaeza kulisaindia lile ambalo nikuwa na uwezo rwa kufanya zaindi na zaindi. Hivyo, mimi ni mtu ambaye ninadhamini sana kujifunza mambo mapya. Na asaha katika waja wangu wa ufanyi kazi. Unaweza kushiriki na ujuzi gani ungependa kupata naamu. Kama vile nikianzia kusema kwamba mimi hupenda kujifunza ujuzi wa kuweza kutumia kompyuta vyema. Ujuzi wa kuweza kuwa kwamba inaeza kutekeleza sekta toi vivitu tofautitofauti kutumia kompyuta. Hivyo, mimi ambapo napopata huu ujuzi inanisaindia kwamba inanipa kipaombele kilinganishwa na wale wafanyikazi wengine. Inainsaindia kwamba naeza kutekeleza suala. Hama naeza kutekeleza kazi fulana ama ile nyingine. Bila kuwepo kwa kutegemea mawazi kutoka wa nyingine sana. Hivyo, mi ni mtu ambaye na njifunza sana kutumia kompyuta. Na hilo ni jambu ambalo kwa kweli nimezaribu kujifunza, inajua kwamba pala jinsi ambavyo nafyo yaendelea kujifunza. Mwishoni itaeza kuleta mazao. Mwishoni itaeza kuburudika. Mwishoni itakuwa kitu ya kuweza kujisema kwamba nilieza kukitimiza kwa sababu ya kuweza kujifunza hivyo mi ninadhamini sana kuweza kujifunza kwangu ninadhamini sana jinsi ambavyo ninawekwa nikitekeleza shuguli zangu jinsi ambave nitakitekeleza shuguli leo si hivyo nitakavyotekeleza kesho hivyo ni suala la kutilia maanani sana na kudhamini kwamba mtu ambavyo nimi ambavyo ninawekua kujifunza kompyuta sio tu kompyuta bali mambo tofautitofauti pia ambauo ningependa kujifunza. Kuna mambo kama vile kueza kuongea na wengine. Kukona huo uwezo kwamba naeza kusimama na kati ya wengi. Na nikaeza kutoa hotuba yangu kueza kuwapea maelezo kwa kina ili waweze kunielewa. Hivyo ni suala la kutilia maanani sana. Jinsi mi ni mtu abaye napenda kujifunza. Labda unaweza kueleza ni kwa nini ujuzi huu ni muhimu kwangu. Naam huu ujuzi unauona ukiwa muhimu kwa sababu utanisaindia. Kuweza kutekeleza shughuli zingine vyema na zaindi. Hivyo ni vyema kudhamini kwamba ninapenda kujifunza kwa sababu najua kwamba mwishoni mwishoni mwa wakati itakuwa na kitu ambacho nitakuwa najiburudisha nitakuwa na kitu ambacho nitakuwa nasema kwamba nileeza kukitimiza kutokana na uwezo wangu wa kujifunza jiswala fulani ama ile lingine. Hivyo mi nathamini sana na kutambua kwamba ni vyema kujifunza kila siku kila wakati. Na najua kwamba jinsi ambavyo navyoendelea kujifunza ndivyo bando inanieka kwenye kipaombele ikilinganisha na wafanyikazi wengine ndivyo inavyonipa nafasi bora. Pia kweza kuongezwa kwenye hadhi kazini. Pia ndivyo inanipa wakati bora. Kuweza kupata ajira nyingi sana hivyo suala la kujifunza ni kitu cha maana sana. Nimejifunza kuweza kutumia kompyuta. Nimejifunza pia kuweza kutia hotuba na ushauri kwa wafanyikazi wengine ama kikundi cha watu. Kwa ufasaha, bila kuweza kukua na mkwazo. Je, umeshawahi kujaribu kujifunza ujuzi huu hapo awali. Naam kama nilivyosema, hadi kwa sasa hivi napoendelea ninaendelea kujaribu kwamba, ninaungeza ujuzi. Ninaufanya kwamba ujuzi unakuwa shwari zaindi. Hivyo, pia sasa hivi, ninaendelea kujifunza jinzi ambavyo nitakavyoendeleza, kutumia kompyuta, kutumia mitandao. Na kutoa hotuba yangu kwa ufasaa zaindi. Ungependa kueleza ni jinsi utakavyojifunza. Naam, nilieza kujifunza ujuzi huu kupitia mitandao. Kwa kweli, ni vigumu sana kuweza kupata mtu ambaye ana hiari ya kukufunza bila kuwepo kwa karo kubwa. Hivyo, niliendea jia mbadala ambayo nilikuwa najifunza kupitia mitandao. Hi ni kuwa naenda naweza kueka simu yangu naweza kueka kwenye nahakikisha kwamba inaweza kwenye ingia kwenye mtandao. Hapo ninajifunza, ninafuwata zile video ambazo zimetengenezwa kuhusu utumiaji wa kompyuta, kuhusu kueza kuhakisha kwamba kunatoa hotuba uye shwari. Hivyo nikaeza kujifunza na mwishoni hadi sasa najivunia, unahisi wakati mi nishaanzia na sasa naenda kutamatiza Na kwa kweli ni kitu ambacho ninakifufrahia na kiburudikasi.

Naamu, niambie kuhusu utaratibu wangu wa jioni. Naamu, hili ni swali ambalo kwa kweli nafaa kulijibu kwa umakini sana. Najua kwamba, kila jioni huweza kuwa na mwenendo maalumu. Ukona utaratibu maalum ambao mi huweza kuufuatilia. Uko na utaratibu ambao uhakikisha kwamba, nimeweza kuzingatia kila siku, kila jioni. Hivyo, mimi ni mtu binafsi ambaye, ninajua kwamba, kila siku nina mtindo maalum ambao nafaa kuuzingatia. Nina mtindo maalum ambao nikiuzingatia, unaleta mchango mkubwa sana kwenye maisha yangu. Hivyo, ukiingia kwenye utaratibu ambao mi mwenyewe naufuata kila siku. Ni mtindo ambao unasaidia sana kutekeleza kila swala na kunisaidia kwamba naweza kujipumzisha. Hivyo, nikianzia kwa kila ambapo napoingia kwenye nyumba baada ya kazi jioni ninaanzia na jambo moja, ninaweka mzigo wangu chini. Kisha naenda moja kwa moja hadi kwenye bafu. Hii inanisaindia kuweza kutoa uchovu ambao nilikuwa nao mwilini inanisaidia kwamba ninaweza kujipunguzia na kujipumzisha. Hivyo, si suala tu la kusema kwamba ni kuweza kutekeleza sua hili ama lile lingine. La, ninahakikisha kwamba kabla kusuala fulani ama lile lingine nimeweza kuingia kwenye bafu, nikaweza kujipumuzisha mwili nikaweza kupata uwezo. Kwa kuweza kwamba naweza kutekeleza suala ili ama lile lingine. Hivyo, mimi inanipa kwa nafasi jema sana ya kuweza kutekeleza shughuli zingine inaniweka kwa nafasi njema sana ya kuweza kuni kunisaidia kwenda kwa wakati huo mwingine. Hivyo, baada kuweza kuingia kwenye bafu na kuweza kufanya kuoga inaniweka kwenye nafasi pia ya kunisaidia kwamba ninaweza kutoa uchovu. Ninaweza kuhakikisha kwamba, ninatoa jambo lolote lile linanisumbua kwenye akili. Ninatoa sekta zote zote ambazo zinanisumbua. Hivyo, baada kwenda kuoga, ninachukua, ninajipeleka moja kwa moja adi jikoni. Hapa nisehemu kijisehemu ambacho napenda sana. Kwa sababu, inaisaidia kwamba, ninaweza kutengeleza mlo. Ninaandaa mlo kwa kweli ambao unavutia. Mlo ambao kila mtu ambayo ana uwezo wakuweza kuula, anaburudika. Ni mlo ambao kila mtu ambayo anajishriikisha nao kwa kweli anaburudika. Hivyo mi baada kuoga huenda moja kwa moja hadi kwenye jikoni. Hapa ninachukua sufuria yangu kuweka kwenye jiko nakuweza kuandaa chajio. Kwani ni vyema kwamba kuhakikisha kwamba mwili unaendelea kuwa na nguvu. Ni vyema kuhakikisha kwamba kila wakati mwili una uwezo wa kuweza kutakeleza suala hili ama lile lingine. Hivyo baada ya kuoga huenda na kuandaa chakula. Na kila siku chakula kiwe hakiwi kinachofanana. La hasha, kuna chakula cha aina tofauti tofauti. Kwa mfano, leo nimetekeleza chakula hiki, haimaanishi kesho ndicho nitakacho kila ndicho nitakachokila. La hasha, iwapo nimetekeleza chakula hiki aida kesho nita nitaweza kula chakula kingine tofauti tofauti. Hivyo, lakini bado nitafuata utaratibu huo wa kwamba ninaoga kwanza, kisha naenda kwenye jiko. Pili baada kuweza kuandaa mlo wangu ninaupeleka kwenye sebule. Naupeleka hapo ni uandaa vyema kwenye meza hili niweze kushiriki. Hivyo ninaenda naita familia yangu pamoja tunashiriki mlo hili tuweze kujipumzisha. Hivyo baada kuweza kushiriki mlo ninaenda moja kwa moja hadi sebuleni pia kuweza kutazama runinga. Unajua kwamba kwenye runinga nipo tunapojua ni mambo ambayo yapi ambayo yameweza kutendeka. Kwenye nchi yetu ni mambo gani ambaye tunahitaji serikali imeweza kutoa kama taarifa ambayo kila mtu wanafaa kuwa anaielewa ni jambo gani ambalo serikali inahitaji kumjulisha kila adinasi ambaye ako kwenye hii dunia ako kwenye hii nchi hivyo, baada kuweza kuoga mimi huenda moja kwa moja adi sebule ninaenda kwamba ninafurahia mandhari na kuweza kupata taarifa ya kuweza kujua ni jinsi gani nchi yetu inavyoenda mbele, ni jinsi gani na habari ambazo zinazochipuka baada kuweza kupata hiyo taarifa ninaenda moja kwa moja hadi kwenye chumba changu cha kulala hapo nachukua dakika tano angalau dakika tano hadi dakika kumi ili kuweza kufikiria ni nini ambacho nafaa kukitekeleza nini ambacho nafaa aidha kuhakikisha kwamba nimeweza kukifanya kabla kuweza kuweka malengo yangu wazi ya siku ambayo inakawia kuja hivyo inanipa muda bora sana kuweza kuwa nimeweza kujiandaa kabla ya siku ya kesho kuweza kuanzia hivyo inahusisha kwanza kuweza kujua ni saa ngapi nitaamka Kuweza kujua nini ambacho nitachokifanya hivyo inaniweka kwa muda bora. Kisha ninaingia kwenye blanketi na kulala huo ndio utaratibu ambao ninaufuata kila siku.

Ungependa kuona maendeleo gani katika jamii? Kwa kweli nikianzia jamii ni kitu cha maana sana kwa kila mtu. Na kwenye jamii kila mtu uakikisha kwamba na anaiari jema kwa kila jamii. Hivyo kwenye jamii kila mwana jamii kila mtu ambaye amejihusisha kwenye jamii yake. Anapenda kweli kuona pale ambapo jamii yake inapata ufanifu. Pale ambapo jamii yake mwishoni mwa siku ina jambo la kusema kwamba tumeeza kutimiza. Hivyo, mii kama mwana jamii ni mtu ambaye napenda kuona maendeleo sana katika jamii yangu. Napenda sana kuona pahali ambapo tulipokuwa jana. Tumeeza kufanya atua mbele ikilinganishwa na leo. Hivyo, mimi ni mtu ambaye ninashabikia sana maendeleo kwenye jamii yangu. Na kuna maendeleo tofauti tofauti ambaye mi upenda kuyaona. Kwanza kabisa ni maendeleo pale ambapo ninaona kwamba kwa jamii watu na zindi kusoma. Watoto wanazindi kuelimika, watu wanazindi kupata elimu. Hilo haya ndiyo maendeleo ya kwanza ambayo kwa kweli yananifanya najisikia nimeburudika. Haya ndiyo maendeleo ambayo ninapojiskia napoona kwamba watu wanashiriki kwenye maendeleo kama ayo najisikia kwamba ni mtu ambaye ametosheka. Hivyo pale ambapo naona kwamba kila mtu kwenye jamii kila mtu ambaye anajihusisho na jamii yetu hanaeza kushugulika na kuweza kutimiza jiswala fulani ama hilo lingine. Kwa kweli inanipa motisha. Inanipa yari ya kuweza kutekeleza suala lili ama lile lingine. Hivyo, ni vyema kuthamini kwamba ninatambua kwamba jamii ni kitu muhimu sana. Ninatambua kwamba jamii ya nafasi maalum ambaye naicheza. Hivyo, kuona wakieza kupata maendeleo. Inakua kama kitu cha kuweza kunipa motisha. Hivyo, pale ambapo napoona kwamba, maendeleo ya kwanza pale ambapo napoona kwamba kila mtu kwenye jamii anajihusisha, anahakikisha kwamba angalau anauwezo wa kueza kupata elimu. Angalau anapiga atua mbele ya kueza kupata elimu io si swala tu la kuchukulia kwa mzaha. La hasha, ni swala la kuthamini kwamba kila mtu ana nafasi ambaye anaitekeleza. Kila mtu anashuguli ambaye, anajihitimiza. Anahakikisha kwamba mwishoni mwa siku, atakuwa ameitimiza. Hivyo, mii binafsi ninadhamini kwamba kwenye maendeleo pia kuna aina tofauti tofauti ya maendeleo. Pale naona pia miundo misingi kama vile barabara miundo misingi kama vile aina ya soko ambayo wafanyikazi wanatumia. Hivyo, ni kitu cha kupigiwa mfano pale ambapo ninaona kwamba viongozi ambao tumewachagua kwenye viti ambazo ni za kisiasa, wanachukua mda kuhakikisha kwamba jamii yetu inaweza kuimarika. Jamii yetu inapiga hatua mbele ya kuweza kuwa na miudo misingi bora. Jamii yetu nafanya hatua ya kuhakikisha kwamba hatuwezi hatupotezi munda aitha kuweza kukua na msogo mano. Hivyo, nimi ni kulingana maendeleo ambayo yanayojipa. Kulingana maendeleo ambayo ni naendelea kuyaona. Na kwa kweli kuna mengine pia na dhamiria kwamba jamii tunayeza kupata. Hivyo, kukiniuliza ningependa kuona maendeleo gani sana katika jamii. Kwa kweli, kuna maendeleo ambayo watu uyaona kwamba ayawezekani. Lakini pale ambapo, tunaweza kwamba na kuona maendeleo kwamba tunaweza kuwa na shuguli, kila mtu kwenye jamii ana uwezo wa kujitegemea binafsi. Hayo ndiyo maendeleo ambayo yange nifanya sana, mi binafsi nisikie nimetosheka. Hayo ndiyo maendeleo kwa kweli, iwapo ningeyapata. Ningejua kwamba, mwishoni, kila mtu ameweza kutimiza. Mwishoni, kila mwana jamii kwa kweli ameweza kupata, kuweza kushinda. Livyo, mi binafsi ninathamini pale ambapo kila mtu kwa jamii anaweza kujitegemea kila mtu. Kwa kweli kwa kweli kukiweza kuwa na maendeleo kama ya kwamba mtu anaweza kujitegemea na kuna sekta tofauti tofauti ambavyo inaeza kuitimisha kwamba mtu anauwezo kujitegemea. Kwa mfano, kila mtu kwenye jamii akipata nafasi ya kueza kukua kwamba anaweza kukua na uwezo na uwezo, wa kueza kwamba ana biashara fulani. Anapahali ambapo, anajua kwamba mwishoni mwa siku, atapata angalau, cha kueza kutia mdomoni, cha kueza kulisha familia yake. Hilo ndio swala ambalo linanisaindia sana na kunitia moyo kwamba anaeza kutekeleza shuguli ama lile nyingine. Pili, jinsi pia ambavyo watu wanavyojituma. Pale ambapo unapoona maendeleo kwamba kila mtu kwa jamii anajituma ili aweze kutimiza swala fulani anajieka, anaeka kwamba anaakikisha kwamba mwishoni mwa siku hanauwez kutimiza shuguli hii ama lile lingine. Mwishoni mwa siku atakuwa na swala fulani ama lile lingine ambalo, anafaa kuweza kukandria kwamba hawezi kulala jaa. Hayo ndiyo maendeleo ambayo ningependa sana kuona kwenye jamii. Na najaribu kandri ya uwezo wangu kuakikisha.

Naam, mimi ni mtu ambaye napenda sana kujifunza mambo mapya. Na hivyo, kuna jinsi tofautitofauti na mbinu tofautitofauti ambazo mi hutumia kujifunza mambo mapya. Na sikusema kwamba, ni jinsi moja pekee, la hasha. Kuna namna tofautitofauti ambayo, mtu ama adinasi yeyote, anaweza kuitumia kuweza kujifunza mambo mapya. Na kwa kweli, kujifunza jambo jipya ni kitu cha maana sana. Na mfumo ambao utakayoweza kuutumia, kuweza kujifunza jambo jipya, unatofautiana sana ikilinganishwa, na inaweza kutofautiana sana kwa sababu ya ni nini ambacho unataka kujifunza. Kwa mfano, mimi huweza kujifunza vitu tofautofauti vipya, na kila mahali ambapo napokwenda kwamba, kuna jambo linalohitaji mtu binafsi aweze kujifunza, ama aeze kuwa na uelewa nalo, kwa kweli mi huchukua muda wangu na kuhakikisha kwamba nina uwezo wa kulielewa, ninaweza kwamba mwishoni mwa siku, nitakuwa na kitu cha kujivunia kwamba nilieza kutimiza, nitakuwa na kitu cha kusema kwamba ni aidha, niliweza kukitimiza kutokana na uwezo wangu. Hivyo, ni vyema kuthamini kwamba pale ambapo unapokuwa ukijifunza kitu kipya, mfumo ambao unautumia kijifunza kitu kipya huweza kulingana sana, hutofautiana sana, kutokona na ni jinsi gani ambavyo unavyojifunza hilo jambo. Ni mbinu gani ambayo unayotaka kuitumia, kujifunza hilo jambo. Hivyo, mi binafsi ni mtu ambaye hutumia vitu tofautitofauti kujifunza. Kwa mfano, pale ambapo napokwenda, ili kujifunza kitu kipya kwa mfumo wa pale ambapo wa vyakula kila jamii ambayo naeza na uwezo na kuweza angalau, kuweza kuitembelea ninaenda pale, ninajihusisha na aina ya vyakula ambao wanajio, wanavyoshiriki navyo. Hapo, ni kwa kweli, mwishoni mwa siku nitakuwa na kitu ambacho aidha, nimeweza kujaribu chakula kipya. Nimeweza kujifunza kitu fulani kipya kutokana na vyakula ambavyo, wanavyoviandaa hapo. Hivyo, mimi pale, kila mahali huhakikisha kwamba, ninajifunza kitu kipya. Kila siku nahakikisha kwamba, ninapiga hatua mbele. Kila siku nahakikisha kwamba, aidha, ikilinganishwa na jana leo niko pahali ambapo ni pa kutilia mfano. Ni pahali ambapo nina suala ya kusema kwamba nimefanya hatua kubwa sana, ikilinganishwa na pale ambapo nilipokuwa awali. Hivyo kujifunza si kusema kwamba ni kitu cha wakati mmoja. La hasha, ni kujifunza ni kitu ambacho kinachoendelea kwa maisha yangu. Kila siku najaribu kujifunza kitu kipya. Na mfumo ambao nautumia kujifunza kitu kipya huweza kutofautiana kwa sababu kila kitu ambacho nachojifunza leo huweza kuwacha aina tofautofauti. Kwa mfano leo naweza kuwa nikijifunza kuhusu jinsi ya kuandaa chakula ambacho nachokitaka nimekiona kikienea. Hivyo pale ambapo napokuwa nikijifunza, kuandaa chakula aidha ambacho kinachokua kikionekana sana. Inanibidi niweze kutumia aidha kuwa na mtu ambaye ana uzoefu wa chakula hicho. Inakua kwamba ninaweza kuzingatia pia video ambazo zimeweza kuandaliwa za jinsi gani mtu anajifunza kuandaa chakula hicho. Hivyo mimi ni mtu binafsi na ninathamini kwamba kujifunza kitu cha umaana kujifunza kila kitu kila siku ina umaana sana. Inakupea wakati bora sana wa kuweza kusaidia kuweza kuwa na uelewa wa mambo mengi sana. Hivyo pia huhakikisha kwamba nina uelewa wa jambo. Pale ambapo napokua nikihitaji shughuli ama ile nyingine, kweli ninahakikisha kwamba nina uwezo wa kuweza kujifunza, nina uwezo wa kuchukua muda wangu bora na kuweza kuweka hapo ili niweze kujifunza jambo hilo, ninachukua muda wangu na kuhakikisha kwamba nimeweza kutimiza jambo hili ama lile lingine. Hilo linaniweka kwenye nafasi bora sana ya kuwa kwamba nina uelewa wa mambo. Ninakuwa kwamba ninaweza kufanya shughuli ambazo mtu wa kawaida ambaye hakujifunza ange ingemwia vigumu sana. Hivyo, mimi ni mtu ambayo napenda kujifunza mambo mapya na sio kwenye sekta ya kula pekee. Pia kwenye kazi napenda kujifunza ni jinsi gani ambavyo ninavyoweza kujiimarisha sana kwenye kazi. Ni jinsi gani ambavyo navyoweza kuongeza utendakaji wangu kwenye kazi. Hilo linaniweka kwenye nafasi bora sana na kunisaidia kwamba nina uwezo na kwamba ninaeza kutimiza shughuli zangu za kazi kiurahisi. Ninaeza kuwa kwamba mwishoni mwa siku nitakuwa na kitu cha kujiburudisha. Nitakuwa na kitu cha kusema kwamba nilitimiza kwa sababu niliweza kutekeleza swali lile ama lile lingine. Hivyo ni kitu cha maana sana na kuthamini kwamba unatambua ni jinsi gani ambavyo unavyoweza kujituma. Ni jinsi gani ambavyo unatekeleza shughuli ama ile lingine. Hivyo, mi najifunza kila siku jambo jipya na kutumia mbinu tofautitofauti kulingana na aina ambayo kitu najifunza.

Naam, mkutano ni kitu ambacho unahitaji na yahitaji mimi binafsi kwamba nina uwelewa wa nini ambacho tunacho enda kuzungumzia kwenye mkutano. Hivyo kabla ya kwenda kwenye mkutano wowote ninafaa kujiandaa, kukuhakikisha kwamba nina uelewa wa jambo gani ambalo litakuwa likizungumziwa kwenye mkutano. Hivyo mimi binafsi huchukua muda wangu na kuweza kujitayarisha vyema kufanya kwamba kwenye mkutano sitakuwa na ile, sitakuwa mtu ambaye ni shaghala baghala. Sita kuwa mtu ambaye ameweza kujichanganya. Hivyo, kabla ya kufanya mkutano wowote ule, mimi nahakikisha jambo la kwanza ninajua ni lengo gani ambalo ninafaa kulitimiza kabla kuhitimisha huu mkutano. Ninafaa kujua ni jambo gani, lengo gani, ambalo ninalo kwa huu mkutano. Hivyo, inanipa nafasi bora sana na nafasi nzuri ya kuweza kwamba ninaweza kutekeleza, ninaweza kuthamini kwamba huu ni mkutano ambao nafaa kutimiza hili ama lile lingine. Ni mkutano ambao nafaa kufanya hili ama lile lingine. Hivyo, pale ambapo napokua nikifanya kujiandaa kwa mkutano, kwa kweli inanibidi mimi binafsi nikuwe na uwelewa wa jambo nikuwe najua lengo gani ambalo linafaa kutimizwa kwa huu mkutano. Huu mkutano una dhamira gani? Ni mkutano ambao unadhamiria nini mwishoni. Ninafaa kujua kwamba huu mkutano kabla uweze kutimia ninafaa kuwa nimetimiza hili ama nimeweza kuachia pali hapa ama pale pengine. Hivyo, jinsi ambavyo inavyokuwa kwenye nikiandaa kabla ya mkutano, kwa kweli inatofautiana sana pia na aina ya mkutano. Pale ambapo napokuwa nikijiandaa kwa mkutano kama vile wakimasomo. Nilazima jambo la kwanza ninahakikisha kwamba, ninajua lengo. Hilo ndilo swala la kwanza ambalo linakuwa kama ni kitu ambacho kigezo, ambacho kinacho nithibiti ili kuweza kuingia kwenye mkutano. Baada kuweza kudhamiri na kujua lengo la huu mkutano. Pili naenda kuandaa ni jinsi gani ambavyo nitavyoweza kuhutubia. Ni nini ambacho nitakuwa nikizungumza kwa huo mkutano. Kitu ambacho nitakuwa nikizungumza kwa kweli, kinakuwa na mchango sana na kudhamiri kwamba, ni nini ambacho nitakochukua nikatakeleze kwa huo mkutano. Pale ambapo najua kwamba huu ni mkutano inaohusu masomo. Ninajua kwamba kila kitu ambacho kinajihusisha hapo ni kitu cha kielimu. Hivyo nafaa kuweka mawazo yangu wazi. Nafaa kuwa na akili iliofunguka na kudhamini kwamba hapa nafaa kuzungumza kuhusu masomo tupu. Nafaa kuongea kuhusu tu masomo. Hivyo, ni vyema kudhamini kwamba unatambua ni jinsi gani. Ni nini ambacho kinahusishwa kwenye huo mkutano ambao unauwenda. Kwa ukweli, kuna aina tofauti tofauti ya mkutano. Kuna mkutano wa kikazi, kuna mkutano wa kipesa. Wakisomo, kimasomo, kuna mkutano pia wakirafiki. Na kwa mfano pale ambapo napokuwa nikienda kwenye mkutano wakirafiki. Jambo lingine ambalo ninalitilia manani kwamba ninani ambaye alie karibishwa kwenye huo mkutano. Hadhira ni ya aina gani? Nadhamiria kwamba ni rika gani ambalo tunazungumza nalo. Kwa kweli kuna marafiki wa rika tofauti tofauti, na pale ambapo nitakapojua huu ni mkutano wa rika fulani. Inanipea uwezo wakuandaa nini ambacho nitakacho kizungumza kwa hiyo hadhira. Hivyo mkutano ni kitu cha maana sana na kudhamiria kwamba una uwezo wa kujua lengo gani ambalo unalolihitaji mwishoni. Ninini ambacho unaitaka kuhitimisha kabla huu mkutano kutamatika. Pili unajua ni nini ambacho utakua ukizungumza. Ni aina gani ya maneno ambayo utakayotumia. Ni kiwango fulani cha heshima. Iwapo kuna watu ambao mnajuana nao ni ucheshi wa aina gani aitha uneweza utumia. Wajua pia mikutano huweza kuwa ya aina tofauti tofauti. Kuna mikutano ambayo huhitaji mtu ambaye aliyemakinifu sana. Kwa mfano, mikutano ya kazi hauwezi kuilinganisha na mikutano ya kirafiki. Ilebmikutano tofauti tofauti sana na kila sera ambayo imeweza kuandaliwa huwa tofauti tofauti. Hivyo ni vyema kudhamini kwamba kila mkutano una shughuli yake, kila mkutano una nafasi ambaye umetengewa, kila mkutano una kitu ambacho mwishoni utakuwa umehitimisha na kitu ambacho kimelengewa, kimehakikishwa kwamba, kinafaa kutimizwa kabla huo mkutano kuambiwa kwamba, umeweza kufua dafu. Hivyo, mimi binafsi huweza kukadria ni jinsi gani ambavyo kila kitu kinafaa kuandaliwa vyema. Ni aina gani ya watu ambao wataozungumza. Ni nini ambacho kila mtu atakachokizungumza. Ni jinsi gani mtu anafaa kutumia muda wake vyema. Kuhakikisha kwamba, kila mtu na mkutano ameweza kutimia na kukuwa umefaulu kwenye malengo yake. Na kwenye dhamira ambayo ilikuwa imelengewa kuweza ku.

Naam unapendelea kuwasiliana vipi na watu. Hili ni swali kwa kweli uwezi na kiwango fulani cha welewa. Unafaa kwelewa niwaina gani ya watu ambao kwamba inakuwa nazungumuza nao kitu kucha kwanza. Jinsi ambavoi nawasiliana na watu utofautiana pia na ni rika gani ambayo ya watu ambao tu na zungumuza nao. Kwa kweli kila mtu anatambua na nadamini kwamba ni jinsi ambavio nazungumuza na mtu mmoja. Sivyo ambavyo itatofautiana vila ambavyo itatofautiana na mtu mtu muingine. Hivyo ni kitu cha kupigia mfano sana na kuthamini kwamba vile ambavyo nitakavyozungumza na mtu mzee. Sivyo ambavyo nitakavyoweza kuwasiliana na mtoto na itakua tofauti sana na jinsi ambavyo nitakavyoweza kuwasiliana na mtu ambaye ni rika moja na mimi. Hivyo jinsi ya kuwasiliana pia huweza kutofautiana na nini ni jambo gani ambalo tutakalolizungumzia. Kuna wakati ambapo unapata kwamba tunazungumzia aitha kitu kama vile tuko enye kwenye lengo na kwenye mazingira ya kazi. Hivyo mambo ambayo tutakuwa tukizungumzia yatakuwa ni malengo ya kazi.

Naam, unasherekea mafanikio ya timu vipi. Naam, tunatambua kwamba timu ni kikudi fulani cha watu ambao wamekuja pamoja ili wawezi kutimiza jambo fulani ama lile lingine. Wanania ama wanalengo madhumuni. Wanalengo ambalo lote ni sawa kwenye akili yao. Hivyo, jinsi ambavyo tunavyosherekea mafanikio ya timu huwa tofauti, unatofautiana kulingana ni aina gani pia ya mafanikio ambayo tumeyapata. Kwa kweli, tunajua kwamba timu ina watu ambao wana nia moja, wanadhamira moja. Hivyo, pale ambapo tunapopata ufanikio ni kumanisha kwamba kila mtu mwenye kwenye hio timu ameweza kufanikiwa. Kila mtu ameweza kutimiza jamba ambalo lukua amekusudia. Hivyo jinsi ambavyo tunavyo sharehekea kwa timu inakuwa kwa mfano, si husherehekea sana kwa timu. Pale ambapo tunaenda, pahali pamoja, tunaweza kuchukua kwenye hoteli. Tunaweza kuchukua meza moja, tunakula vyakula ambavyo vinatuburudisha. Tunakula kutoka sinia moja, tukiburudika. Tunapiga pia, kuna vileo tofautitofauti ambavyo pia hupiga. Hivyo, vinatupa uwezo wa kuweza kutuburudisha. Inatupa kwamba, tumeweza kutimiza suala fulani. Tumeweza kutimiza kitu ambacho ni cha maana sana. Hivyo, kutusaidia na kututia moyo wa kuweza kuendelea. Hivyo, jinsi ambavyo tunavyosherekea mafanikio yetu pia uweza kutofautiana. Kuna wakati mwingine pia, tunaweza kuenda kwenye kwenye watu ambao hawajiwezi. Kwa mfano, pala ambapo tumeweza kama kampuni. Tunapokuwa tukisherehekea kampuni kama kwenye kazi na kuwa tukisherehekea mafanikio ya mwaka wote. Tunaenda kwamba, tunajiandaa sherehe. Tunaalika kila mfanyikazi kwenye timu. Lazima na hakuna pa kuwepo au kutokuwepo. Hivyo, kila mfanyikazi inambindi akuwepo ili tuanzie sherehe. Hivyo, tunaandaa sherehe ya kukata na shoka. Pili, tunakuja na vileo. Tunakuja na sharubati, tofautitofauti tunakuja na soda. Tunakuja na maji na wale pia wanapenda tofauti tofauti vitu, tofauti tofauti vya vileo. Hivyo, mtu anafurahia kulingana na uwezo wake wote. Tunahakikisha kwamba kila mtu amesikia kwamba ametosheka ile furaha yakwamba tumeweza kutimiza kama timu. Pili kuna wakati ya ambapo pia inatubidi, tuweze kutoa mchango maalum ili kuweza kuwasaidia ambao hawajiwezi. Hivi inakuwa kama jinsi ya kuweza kusherehekea mafanikio yetu. Tunajua kwamba tumeweza kutimiza lengo fulani ama lile lingine. Tumeweza kutimiza jambo ambalo lilikuwa likitusumbua. Hivyo, tunaweza pia kuzahindi, kusherehekea na wengine ambao aitha, hawana uwezo huo. Aitha, hawangeweza kutimiza hilo lengo. Hivyo, tunasherehekea tofautitofauti na jinsi ambayo tunavyosherehekea utofautiana pia ni aina gani ya mafanikio. Ni timu gani pia ambayo tulikuwa tumeshirikinayo. Kuna pale ambapo kwa mfano, pale ambapo kwenye mpira wa kandanda ama soka. Pale ambapo tunapokuwa tumeshinda ama tunapopata ushindi wa taji. Kweli tunachukua muda bora sana kuandaa sherehe yetu. Tunahakikisha kwamba nisherehe ya kukata na shoka. Nisherehe kwamba nakila mtu na inamvutia. Hivyo tunaenda tanachukua ile taji ambayo tuliloweza kuliweza tulipata. Hivyo tunangia kwenye gari ambalo limefunguliwa paa juu. Kama timu mzima. Tunazunguka kwenye jamii ama tunazunguka kwenye eneo, kwenye uko nyumbani kwetu. Tukiweza kusherehekea ushindi. Tukisherehekea pamoja na mashabiki. Tukisherehekea pamoja na washikadau wote huo ushindi wetu. Hivyo inakuza pia umoja sana. Inakuza pia uwezo wa mashabiki kuweza kutuamini sana. Hapo tunaenda tukizunguka kila mtaa. Kwenye lori ambalo lumefunguliwa paa juu. Huku tukisharehekea juu. Hivi tukiimba njimbo za furaha. Njimbo za kuonyesha ufanifu. Hivyo, si swala tu la kusema kwamba tutacho kisherehekea mafanikio ya leo. Kama timu hii, ndivyo tavyosherehekea zingine. La hasha, pia jinsi ambavyo tunavyosherehekea mafanikio na timu za kidini ama kikanisa. Kwamba, inakua tofauti. Tuna chukua mchango wetu, maalum, tunauweka kwenye bahasha. Hu mchango tunaenda tunasaidia kama vile watoto ambao hawajiwezi. Hii inakuwa pia ni mfumo mwingine maalum wakuweza kusherehekea mafanikio kwenye timu. Hivyo, mimi usisuweza kusherehekea mafanikio tofautofauti kulingana na aina ya timu ambayo tumilipo nadi. Kahina ya timu ambapo tumeweza kufanikiwa tukiwa ndani. Hivyo, jinsi ambavyo tunavyo sherehekea, haiwezi kuwa inayofanana. Kuna wala ambao wanasherehekea kwa vileo kama nilivyo sema, kuna wala ambao wanasherehekea kwa kuzunguka, kuna wale ambao wanasherehekea kwa kuwasaidia wengine. Hivyo, sherehe nitofautitofauti.

Je, unapenda kupiga chombo cha muziki? Naam, kuna vyombo tofauti tofauti pia vya muziki. Na hivi vyombo vya muziki kwa kweli utofautiana na kipi ambacho unachofurahia? Naam, kuanzia kabisa kama swali ambapo ulivyoanza kuniuliza iwapo napenda kupiga vyombo vya muziki. Swali la kwanza ni, naam, mimi ufurahia sana kuburudika na mandhari ya vyombo vya muziki. Haya, sio tu kufurahia kwani na juwa kwamba ina kitu ina hisia ambazo uweza kuwa na umuhimu sana katika hisia zangu pale ambapo ninapokuwa kwenye msongo wa mawazo kweli nadhamini kwamba chombo cha muziki huchukua nafasi maalum uchukua nafasi bora sana kunisaidia kwamba inanituliza akili ina nisaidia kwamba ninaweza kujipunguzia hisia ambazo zinanisumbua hivyo kunieka kwa nafasi bora sana kuweza kuendelea na shughuli zangu hivyo hivyo chombo cha muziki mimi ni mtu ambaye nina umaarufu sana ni mtu pia uweza kujiusisha nazo. Kwa sababu ninajua zina maana kwangu binafsi. Najua kwamba zinachangia pakubwa kwa jinsi ambavyo ninatekeleza kazi. Hivyo, mimi huzipa nafasi bora sana ili kuweza kupata muda bora na kujua zinanipunguzia hisia. Kuna hizi chombo cha, mfano wa chombo cha mziki ambacho mimi hupenda kukipiga sana. Ni gitaa. Hii ni aina ya chombo cha muziki ambayo mtu hupiga kwa kuvuta zile nyaya. Unazivuta zikitoa mdundo maalum. Hii mdundo kwa kweli inasaidia kupunguzia akili, inasaidia kupumzika, inakusaidia kupunguza msongo wa mawazo aidha ambayo ina kusumbua. Hivyo, unajipata kwenye sehemu njema sana ya kuweza kuendelea na shughuli zako. Unajipata kwa nafasi kwamba, unaeza kutekeleza shughuli ama ile nyingine vyema. Hivyo, ni vyema kudhamiri kwamba, chombo cha muziki si swala tu la kusema kwamba, unakipiga. La hasha, jua kwamba, ni chombo ambacho kina umaana sana kwako binasi. Ni chombo ambacho kinaleta mchango mkubwa sana kwa jinsi gani ambavyo utakavyoweza kutekeleza shughuli zako. Inakuchangia sana kwa jinsi gani akili yako itakavyoweza kujituliza. Hivyo ni vyema kudhamiri kwamba chombo cha muziki si kitu cha kuchukulia tu juju. Jua kwamba ni kitu kilicho na maana sana, ni kitu kilicho na umaarufu wake kipekee. Ni kitu ambacho kina changia pakubwa sana kwa jinsi gani ambavyo unavyoweza kuwa ukitekeleza shughuli zako. Ni jinsi gani ambavyo tunavyoweza kutekeleza swala ili ama lile lingine. Hivyo ni vyema kuburudika na kujua kwamba hiki chombo cha muziki. Nitakitumia vipi ambavyo vitakavyoweza kunisaidia mimi binafsi. Ni jinsi gani ambavyo ninvyoweza kutumia chombo hiki kikakuwa cha manufaa kwangu binafsi. Hivyo mimi mwenyewe nina ujuzi wa kuvitumia hivi vyombo vya muziki. Sio tu gitaa bali pia nimeweza kuweza kupiga pia vifaa tofauti tofauti vya muziki kama vile piano. Hizi ni vifaa kwa kweli ambazo zina kusaidia, pale ambapo unahisia, pale ambapo unajihisi kwamba unaitaji kutulia, pale ambapo unajihisi kwamba kuna swala fulani ambalo lina kusumbua, hapo unajipata kwamba hivi vyombo vya muziki vina kusaidia unakuwa na nafasi bora sana, ya kuweza kujituliza vina kusaidia unakuwa kwamba vina kuweka kwenye nafasi, ya kuwa kwamba pale ambapo ulikuwa na msongo wa mawazo, pale ulikuwa na suala likikusumbua, unaweza kulitimiza na unaeza kuwa kwamba ule utulivu wa akili. Una ile nafasi ya kuwa kwamba unaeza kuidhamiria na kujua kwamba hiki nitatekeleza vivi na vile. Hili nihakikishe kwamba mwishoni nimeeza kufua dafu mwishoni. Nimeeza kutimiza hili ama lile lingine. Hivyo mimi binafsi ni mtu ambaye ninaitambua kwamba inadhamani sana. Kwangu binafsi ninadhamini kwamba hivi vyombo vya muziki vimebuniwa kwa kweli na vina nafasi bora. Pia navipenda kwa sababu mimi ni mwanamuziki kivyangu ni mtu ambaye nina uwezo wa kuweza kuutunga na kuweza kuwasilisha muziki wangu kwa adhira. Hivyo, ninaitaji vyombo ambavyo vinatoa mdundo maalum ambao unaambatana na muziki wangu. Hapo inanibidi kwamba ninaendea hivi vyombo vya muziki. Hivi vyombo vya muziki vinanisadia hapo kuweza kupata riziki ya kila siku. Linasaidia kwamba napata mapato ya kuweza kusukuma siku yangu ama ile nyingine. Hivyo ni vyema kudhamiri kwamba hivi vyombo vya muziki vimebuniwa na vina nafasi maalum. Kwa kila swala ambalo ninalokuwa nikilitekeleza nina nafasi maalum ambalo linanisaidia kutimiza ili ama lile lingine. Hivyo jambo njema sana na kujua kwamba hichi kichombo cha muziki mwishoni mwa siku ni mimi mwenyewe nitakavyoweza kufaidika. Hivyo ninakitumia vyema ninakipenda sana. Ninajua kwamba hapa ndipo riziki yangu ya kila siku inatoka. Najua hapa ndipo hisia zangu ama msongo wa mawazo unapokwishia. Najua kwamba hili ndilo kitu ambacho kina nisaidia kuweza kupunguza msongo wa mawazo ama tatizo lingine lolote ambalo linanisumbua. Hivyo ni vyema.

Naam mimi ni mtu ambaye ninapenda kujaribu vyakula tofauti tofauti. Na kila mahali ambapo ninapokwenda, ninahakikisha kwamba, nina uwezo wa kuweza kujaribu kila chakula ambacho nachopatana nacho. Hivyo, kila chakula ambacho uweza kupatana nacho mimi binafsi, nina uwezo wa kuhakikisha kwamba, ninakipa muda maalumu, nina uwezo kwamba, ina dhamiri, nakujua kwamba, ni jinsi gani chakula kilivyo andaliwa. Hivyo, kuna chakula tofauti tofauti ambavyo nimeeza kuvijaribu. Nimeeza kujaribu vyakula vya humu nchini Kenya. Na pia nikaeza kujaribu vyakula vya nchi tofotofauti vya Marekani. Pia vile za uchina na vyakula tofauti tofauti. Hivyo, vyakula ambavyo kwa kweli niliweza kuvijaribu sana ni chakula ambacho huitwa Sandwich hiki ni chakula kwa kweli, sikuwa na uwezo wa kujua ni jinsi gani. Ama iwapo kulikua na chakula kama hiki kinacho ishi ama kulikua na chakula kama hichi ambacho kinajulikana. Hivyo, nilichukua muda wangu maalum kuhakikisha kwamba nimeweza kukijaribu, ninakipa nafasi ya kuweza kudhamiri kwamba hiki chakula kipo na mtu anafaa kukijaribu. Hivyo, pale ambapo nilipokijaribu kwa kweli ni kitu ambacho kilinipea, kilinifurahisha sana. Ni kitu ambacho, sikuwa najua kwamba kuna sandwichi inaeza kuwa tamu hivyo. Nilikuwa nimezoea kula chakula kama vile pilau, chapati na keki. Lakini pale ambapo nilipojaribu hiki chakula kwa kweli nilijisikia kwamba hiki ni chakula ambacho nitakieka kwenye orodha ya vyakula vyangu vitamu maishani. Hivyo, nili kujaribu chakula kipya, si swala tu la kusema kwamba ni kwasababu ya ladha. Unajua pia pale ambapo unapukuwa ukijaribu vyakula vipya unavisikia kwamba watu wanaviekea sifa maalum. Unasikia chakula hiki kina sifa kwamba kina virutubisho aidha kama vile protini, calcium na vitamini ama vinginevyo vile vinaviwezesha mwili kuweza kukua na misuli bora. Kuweza kutekeleza shughuli moja ama ile nyingine ifaavyo. Hivyo, hivyo ni vyakula ambavyo nimekuwa nikijaribu sana na nina nia nafurahia pale ambapo kila wakati ninapata nafasi ya kujaribu chakula kipya na kile kingine kigeni. Pia ni meeza kujaribu chakula cha uchina ambacho ni kama vile kumla nyoka ambaya ameeza kupikwa. Na kwa kweli, unajua kama vile tulivyo wa Afrika ni kwamba hatufurahii kula chakula ambacho ni ya wanyama ambao wanashutua kama vile nyoka. Lakini pale ambapo nilipo kipa hiki chakula kipaumbele. Nikaeza kukijaribu kwa kweli nilitoka na imani na nikasema kwamba hiki ni chakula kitamu. Niliweza kumla nyoka ambaye ameandaliwa vyema. Pia kuna aina tofauti tofauti pia vya vyakula. Nimeeza pia kujaribu vyakula tofauti tofauti kama vile zinazoitangwa pizza hizo ni chakula ambazo huweza kupikwa kwenye nchi kama vile umarekani. Kwa kweli ilikuwa kwenye safari ndefu ambayo ilinibidi niingie kwenye mkahawa maalumu hapo. Hivyo nikakosa chakula kingine cha kuagiza. Hapo nilipoletewa kile kifaa cha kuagiza chakula. Ikanibidi niweze kuchagua pizza. Niliona ina jina ambalo linanifraisha. Na pale ambapo nilipoitisha hiyo pizza. Nilikuwa kwamba nilieza kuwa na kusitisha kuweza kuijaribu. Lakini nilipoieka kwenye mdomo hivi. Kwa kweli, ningetaka kuwaambia kwamba, iliyeyuka kutokana utamu. Nilisikia utamu, hiyo pizza yenyewe ikayeyuka kwenye mdomo. Nikafanya kwamba, unajihisi kwamba, una hiyo ladha, una hiyo hiari ya kuila tena. Hivyo, chakula cha kigieni, kwa kweli kabla ya kuweza kukijaribu mara ya kwanza. Mtu hukua na hofu, uweze kuwa hata na hofu ya kitu ambacho, asichokijua. Kuna hofu ya kila kwamba, kitu kinaeza kutokea, unaeza kudhuru afya yako. Hivyo pale ambapo unapokuwa ukikijaribu unakuwa kwamba hauna imani nacho. Lakini pindi tu utakapokijaribu kwa kweli hapo utakuwa na uwezo wa kudhamiria kwamba kuna vyakula vitamu sana vya kigieni. Kuna vyakula ambavyo uweza kuweza kuwa na ladha sana. Hivyo mi kwa kweli mi ni mtu ambaye napenda kujaribu vyakula tofauti tofauti. Na nimeeza kujaribu vyakula vingi sana vya kigieni. Nimeeza kujaribu vyakula ambavyo nilikuwa naviona kana kwamba kwamba havinifurahishi. Labda vina nifanya kwamba najihisi kwamba si vyamini. Lakini pindi tu nilipo vipa nafasi nilipo ingia kwenye kuvijaribu na nikathamini kwamba hivyo ni vyakula ambavyo vina ladha yake vina umaarufu wake. Ni vyakula ambavyo vimeandaliwa vikaandalika. Ni vyakula ambavyo mtu vinakupa nafasi bora sana ya kuweza kuendelea na shughuli zako. Hivyo nimejaribu vyakula tofauti tofauti nasema kwamba ni nafasi bora sana kuendelea kuvijaribu kila wakati. Kila leo kesho najaribu tutakula vipi.

Naam kusema kweli, kila jioni ukuwa na mdo maalum, ukuwa na utaratibu ambao, mii binafsi ufuatilia. Na aina ya chakula ambacho upenda kukila jioni, utofautiana. Na pili, gulajua kwamba, chakula ambacho nilichokila leo, sicho ambacho nitakachokila kesho. Na chakula ambacho nitachokila kesho, utafotiana chakula ambacho nitachokila siku ambao utafotiana. Hivyo, kila siku kusema kwamba, chakula ambacho nitachokila jioni, sicho nitakachokila kesho. Lakini kinibiri niweza kuchagua chakula ambacho napenda sana kukila jioni. Kwa kweli nitaenda chakula ambacho kinaitwa pilau najua pilau ni chakula ambacho kilicho na latha jema sana. Sio tu kwa sababu ya latha mbali pia kwa virutubisho vyake. Pali ambapo unapokua ukila chakula ambacho kinaitwa pilau kwa kweli. Unajisikia kwamba ni mtu ambaye anakula kitu ambacho kilitwa latha. Ni mtu ambaye anakula na ustavya kuweza kuburudika. Hivyo mii binafsi napenda chakula ambacho kinaitwa pilau. Si ki kwa sababu ya sababu zingine mbali ni kwa sababu pia ya latha yake. Ni kwa sababu ya virutubishu ambavyo vimeeza kujikita ndani ya icho chakula. Ni kwa sababu ya utamu ambao unatokona na chakula ambacho inecho pilau. Naam ninatambua kwaamba kuna vyakula tofotofoti. Na vyakula vingi sana nimeeza kujaribu. Na pia chakula weza utofautiana muda maalum. Pale napokula chakula cha njioni najua kwaamba ni chakula ambacho ndiyo kina itaji kunipa nguvu. Diyo ni chakula ambacho kina nisaindia. Lakini kisikue chakula kigumu. Kinafaa kuwa chakula ambacho kinaladha tamu ambayo nikigiburundi. Inanipa nafasi bora ya kuweza kupumzika. Ndivyo mi hupenda sana kula pilau. Lakini kuna wakati mwingine pia uweze kutofautisha. Pilau, chapati, pia uweze wena kwa wali. Na vya kula tofautifauti. Lakini wapu itabinibidi niweze kuchagua chakula ambacho ninakipenda sana kukila kila jioni. Kwa kweli nitaenda na pilau. Pilau ina upekee wake, pilau ina uspeciali ambao unaoifanya inakuwa chakula ambacho kina nifraisha sana. Pala ukiangalia jinsi ambavyo, tukianzia jinsi ambavyo kinavyo andaliwa. Unaona kuamba iki ni chakula ambacho kinaandaliwa kwa ustarabu mkubwa sana. Ni chakula ambacho kinaandaliwa kwa mtu wakiwa makini sana. Mtu anauwezo wa kukiandaa kwa nafasi bora. Hivyo, jinsi ambavyo navyokila iki chakula, jinsi ambavyo naviyo shiriki kwa chakula iki. Kwa kweli inakua kwamba, ni kitu cha kunitia moyo, ni kitu ambacho kinanifanya, najisikia kwamba, najiisi kuedelea kukipenda zaindi, najiisi kwamba kinanisaindia, kinanitia nguvu. Hivyo, jua pia, pale ambapo napokuwa nikijaribu chakula kipya, mwishoni mwa siku, najua kwamba, ni mwishoni kabla ya kuenda kulala, najua kwamba, hiki ni chakula ambacho nimekila na kinaladha tamu. Pia nina uwakika na virutubisho ambavyo vilivyo ndani ya icho chakula. Nina uwakika kwamba iki ni chakula ambacho ninauwakika hakiniletei madhara kama vile magonjwa. Hivyo chakula pia uweze kutofautiana. Kuna wakati ambapo inanibidi niweze kupika kula wali. Najua pia wali ina ladha yake. Pia wali ina virutubisho ambavyo vimeweza kujikita dani ya uo icho chakula. Na vinaumana kila chakula kwa kweli huwa na maana yake maalum. Kila chakula huwa na umuimu wake maalum. Hivyo, jinsi aina chakula ambacho naipenda inatofautiana na aina pia ya wakati ambapo napokila hivyo, pale ambapo napokula chakula ambacho kinaladha tamu, kinaladha ya kufraisha. Chakula ambacho kina nifanya najisikia kwamba nimekula kitu speciali. Inanisaindia sana, inauwezo wa kuweza kuendelea siku yangu jema. Inanisaindia pia naeza kuweza kupata mapumziko ya kutosha usiku. Jua pia jioni ni wakati ambapo kunitaji akuitaji chakula kigumu. Ha kwa mfano ai mi sipendi kula chakula kama vile kitheri. Najua kwamba kitheri ni kitamu. Najua kwamba chakula ka ginachoicho kitheri ni chakula ambacho kinauwezo wa kukupa maathari ambayo yanakufraisha. Lakini mda ambapo unapokila wa uendani pale jioni kwa kweli autaji chakula ambacho kina nguvu sana. Githeri kinaitajika asubui na kwa sababu ya wile nguvu ambayo kinakupa. Lakini usiku unaitaji chakula ambacho kina kuezesha, kueza kupumzika. Chakula ambacho si kigumu, chakula ambacho kina kusaindia unafraia maandhari na ladha yake. Unafraia virutubishu ambavyo vimeenza kujikita ndani ya icho chakula. Hivyo, vinakupa nafasi bora sana kueza kutelaa shuguli zako inakueka kwenye nafasi bora unaeza kutekeleza shuguli ama ile nyingine. Hivyo, mi binafsi ninadhamini kwamba chakula ni ladha. Na chakula pia kinatokana na aina ya vitobisho vilivo jikita. Hivyo kupenda pilau ninaipenda sana. Kuna wakati najipata kwamba ninaataka kuila kila jioni. Hivyo mii napenda sana kula pilau chilo.

Kusema kweli, kuna luga tofauti tofauti ambazo huwa zinaongewa sana. Na kila ukienda kwa kila nchi, kwa mfano Kenya hapa, kuna luga tofauti tofauti ambazo zinaongewa sana. Na hizi luga zinauwezo wa kuweza kukusaindia kwa jia moja ama linyingine. Hivyo, ni vyema kujaribu kujifunza luga zaindi kuliko ile unayojijua. Kwa mfano, mii najua luga mbili mfano, sijui luga mbili mbali najua luga tatu. Luga ya kwanza inaitwa kingereza. Hii ni luga ambayo naitumia kuzungumza na kila mtu kwenye dunia. Naeza kuzungumza na kila mtu kwani tunauwelewa wa hii luga. Pili, ninajua luga ambayo inaitwa ni kiswahili. Ii ni luga ambayo ninauwezo wa kuizungumza na kutekeleza kazi vyema kuitumia. Tatu, najua luga ya kibantu ambayo ni kimeru. Ii ni luga ambayo tumeweza kutoka nayo kwenye jamii zetu. Ni luga ambayo tumeweza kukua nayo, tukajikuza nayo. Hivyo, pale ambapo napenda sana kujifunza luga, mi hupenda kujifunza luga ambayo ni ya ufaransa. Ii ni luga kifaransa itaniweza kunisaindia na kuniweka kwenye atuwa njema sana ya kuweza kutekeleza kazi zangu. Wajua pale ambapo napokuwa kwenye kazi yangu, kwa nafasi yangu ambapo napofanya kazi, inakuwa kwamba inanikabilia na changamoto kuweza kuelewa nini ambayo wafaransa wanavyo niambia. Inakua kwamba inanihitaji kila wakati nikue na mtu ambaye anayeweza kuweza kunieleza nini ambacho huyo mfaransa na mshugulikia ananiambia. Kwa kweli mi nafanya kazi kwenye sekta ya matibabu na hii sekta ninahudumia sana wafaransa. Hivyo, inakua kwamba watu wengi wa Faransa wanakuja, hawazungumzi kwa kiigereza, bali wanazungumza pia kwa wanazungumza kwa kifaransa, hawa zungumzi kwa kiingereza, bali wanazungumza kwa kifaransa. Hivyo, inaitaji mii mbinafsi kukua na mtu ambaye anatumika kati ya anasikiza mfaransa akiongea, kisha ananieleza kupitia kiingereza. Hivyo inaniwia ugumu sana kuweza kumuuelewa mtu ambaye namuhudumia. Wakati mwingine unapata kwamba huyu ni mtu ambaye dio wanauwelewa kifara wana kiiengereza. Na tunaeza kuzungumza kiengereza lakini kuna aina ya maneno ambae yanamchanganya kwa kiingereza. Kuna maneno maalum ambayo kwa kweli ni muimu na yanahitaji naitaji kuyajua lakini unapata kwamba hayaelewi hajui kwa luga ya kiingereza. Hivyo ananizungumzia wa kifaransa na hapo inanichukulia inakua kwamba ni kitu kigumu sana mimi kuweza kushugulikia matibabu yake vyema. Hivyo pale ambapo ningependa nafasi ya njema ya kuweza kujifunza luga nyingine kwa kweli mi nitajifunza kifaransa. Na ninapenda sana kujifunza kwani ninadhamini, na najua kwamba nina awa wateja ambao na washugulikia. Ni watu ambao wanafaa kupata huduma bora. Ni watu ambao wanaitaji huduma kutoka kwangu ambaye ni bora zaini. Hivyo, iwapo ninauwezo wa kuzungumza kifaransa ninaweza kuweza kuinua sana luka yangu. Ninauwezo wakueza kusikiliza na kujua jinsi gani ambavyo nitakavyoweza kuwasaindia watu ambao wanazugumza. Ninauwezo kuthamiri kwamba haitha hawa watu nitawasaindia kwa jia moja lile nyingine. Hivyo, kuzungumza kiingereza na kifaransa kwa kweli ni kitu cha maana sana na pale ambapo napopata munda, napopata mwalimu napopata mtu ambaye anauwezo wa kunifunza hii luga. Kwa kweli, inakuwa kwamba ni kitu cha kuongezea. Ni kitu ambacho kitanisaindia sana. Ni kitu ambacho kitanisaindia kwenye kazi. Kwenye nafasi yangu, inakuwa kwamba kitu raisi. Hivyo mimi binafsi na dhamini kwamba luga inamaana na luga inaitaji mtu kukua na uwelewa wake. Dio umeeza kujua luga moja mbili au tatu lakini unafaa kukua na kuongeza unafaa kujua kwamba nini jinsi gani utakavyoweza kuzugumza na watu ambao hawana uwelewa wa hiyo luga. Jua pia kwenye kifaransa na luga pia inayozugumzwa na nchi nyingi sana. Hivyo pale ambapo napo uelewa wa kifaransa, nitajipata kwenye nafasi bora sana ya kuweza kuzungumza ki kifaransa. Itajipata kwenye nafasi bora sana kwamba ninauelewa hili jambo, ninauwezo kusikiliza nini ambayo mtu ananizungumzia na kuweza kumjibu kifaransa. Ni na uweza kusaindia kwamba inakua raisi kuweza kuzungumuza na mtu yeyote ambaye ana uwelewa wa hilo jambo lakini ana kifaransa. Hivyo, ni vyema mi napenda kujifunza kifaransa kila siku.

Naam jinsi ambavyo ninavyo shugulikia muda wangu wa mwisho hutofautiana na swala gani ambayo nakuwa nikitilitekeleza. Kwa kweli, na jua kwamba jinsi ambavyo ninavyo shughulikia muda wangu wa mwisho kwenye kazi inatofautiana jinsi ambavyo navyo shughulikia kwenye masomo, pia inatofautiana jinsi ambavyo ninavyo shughulikia kwenye vikundi vya kirafiki. Hivyo, jinsi ambavyo ninavyo shughulikia muda wangu kwa mfano kwenye kazi. Ni swala la kutilia maanani kwa unajua kwamba huu ni muda ambao unafaa kuwa umejipanga vyema. Unafaa kuwa kwamba unauelewa. Iwapo umeweza kutimiza lengo lako la siku, ama umeweza kutimiza jinsi kitu ambacho ulikua umekidhaminia kuweza kihitimisha kabla ya kufunga kazi yako. Hivyo mimi ni mtu ambaye natumia huo muda wa mwisho kwamba ninachukua kalamu na kijikaratasi, kwenye kazi najiuliza iwapo nilikuwa na lengo hili nimelitimiza ama nime sijalitimiza. Pale ambapo nimeweza kulitimiza ninatia mkwaju wakuonyesha kwamba nimelitimiza na iyo siku kwamba imekuwa ikona manufaa kwangu imekuwa kwamba nime faulu. Hivyo jinsi pia navyotumia muda wangu wa mwisho kwa sekta nyingine kama vile ya elimu. Unapata kwamba ninaketi chini najuliza je huu ni muda ambao nimekuwa nikisoma ni muda ambao nimekuwa kwenye elimu kwa muda mrefu sana? Iwapo nimeweza kutimiza swali le melele ingine. Hivyo, ninaketi chini na jiuliza maswali tofot tofauti. Ninauwezo wa kuthamiri kwamba ni metimiza swala fulani ama ile lingine. Ni meweza kuafikia hapa ama pale pengine. Hivyo, njinsi ambavyo navyo tumia munda wangu wa mwisho kwa kweli, utofautiana. Na ni nini ambacho sijakuwa nikifanya hutofautiana na nini ambalo ni swala gani ambalo nimekuwa nikishiriki. Hivyo, mi ni mtu ambayo napenda kutumia muda wangu wa mwisho vyema sana. Na kuchukulia wakiwa wa maana kwa sababu najua kwamba natambua kwamba huu ni muda ambapo una umaarufu wake. Ni muda ambapo unaweza kuvuta makini yako ili kuweza kutatua iwapo umeweza kutimiza swala moja baada ya lingine hivyo inanipa muda bora sana na mda shwari wa kuweza kutekeleza swala shughuli moja mbele nyingine. Hivyo jinsi ambavyo navoutekeleza navyoutumia muda wangu. Kwa kweli unakuwa kwamba ni kitu unaweza sema ni cha kutilia mfano. Ni kitu naeza sema kwamba ni kitu cha kuburudika. Ni kitu naeza sema kwamba naam, mwishoni mwa siku nimeweza kutimiza na nikafikia malengo yangu yote. Kama nilivyokuwa nikilenga hivyo, mi napenda sana kutumia muda wangu vyema kuutumia kwa jinsi gani, jinsi ambayo inanifurahisha. Jinsi ambayo ninajua kwamba nimeyafikia kila kitu ambacho nilikuwa nimekilenga kuwafikia. Pili, jua kwamba jinsi ambayo navyotumia muda wangu hutofautiana, sekta tofauti tofauti. Kwa mfano kwenye kazi naweza sema kwamba ninachukua nafasi bora. Ninaweza kuketi chini na kuweza. Kutabiri ni kitu gani ambacho, sijaeza kukitimiza. Ninaweza kujua pahali ambapo nimeacha mwanya. Ninaweza kujua kwamba kuna swala fulani ama lile lingine, sijaeza kulitimiza. Nikakuja na muda maalum. Nikakuja na mbinu maalum ya kutambua kwamba, ninafaa kufanya shughuli hii ama lile lingine ili kuhakikisha kwamba, nimeweza kutimiza hili jambo. Hili kuhakikisha kwamba nimeeza kuyafikia kilele cha hili jambo. Hivyo jinsi ambavyo mi natumia muda wangu hutofautiana pia na aina ya kazi. Kuna wakati ambapo najipata kwenye kazi kama vile ya mjengo. Pale hiyo kazi unahitaji kuwa na wakati bora sana wa kuweza kupata iwapo jinsi ambavyo nimetumia pia pesa zako. Kama iwapo ni hisabati ambayo inaleta. Iwapo ni kitu ambacho kinakutia moyo ama ni kitu ambacho kinakufanya kwamba unakuwa na hiari ya kuendelea na kazi unajua pia kwenye kazi. Muda wako wa mwisho una maana sana. Na ni muda pia ambao unautumia bora kuweza kunukuu na kutambua kama iwapo siku ambayo inaoukuja utaeza kutekeleza swala ile ama lile lingine utaeza kukua na iyo nidhamu iwapo utakua na iyo hisia ya kuweza kukusaidia kwamba utaendelea na shughuli zako. Hivyo jinsi ambavyo unavyotumia muda wako wa mwisho. Na jinsi ambao unavyotumia muda wangu wa mwisho. Ni kitu cha maana sana. Nahakisha kwamba nime enjoy iwapo nimetimiza malengo yangu ya siku iwapo nimeeza kutimiza. Kitu kila kitu ambacho nilikuwa nimekidhamiria. Na kuweza kufika mahali ambapo nilikuwa nimelenga kufikia. Kabla ya mwisho wa hio kazi. Kabla kuweza kufikia kilele hicho kazi iwapo nimefikia. Hivo inanipa muda bora sana. Kwa kuweza kuendelea na mipango yangu nyingine ya jioni inanisaidia kuweza kupanga ni jinsi gani ambavyo naweza kutekeleza shughuli ingine ama ile nyingine. Hivyo ni vyema kutumia muda wako wa mwisho vyema sana na jinsi ambayo itakavyoweza kudhamiria kama umefaulu ama umeanguka.

Kwa kweli, haina ya mazingira ambayo mtu anapendelea, hutofautiana sana na kiwango kipya ambacho, hayo mazingira anayoleta. Na hutofautiana pia na wakati ambapo uyo mtu alipo kwenye iyo mazingira. Kwa kweli, mi mazingira ambayo nayofurahia sana, utofautiana pia na nini ambacho nachokuwa na kikitekeleza. Pale ambapo, naitaji munda bora kuweza kutulia. Pale ambapo, naitaji munda bora kuweza kukua na hisia zangu na kuweza kupunguza msongo wangu wa mawazo. Nina kwa kweli, ninachukua mazingira ambayo, hayana usumbufu, mazingira ambayo ni kimya haya unajua kwamba, pahali ambapo kuna mazingira kimya, unauwezo, kueza kutambi, kueza kujifikiria we binafsi unauwezo, kueza kupata nsulu ya maswala ambaye heitha, yalikuwa yakukutatiza. Pia, mazingira kimya unajua kwamba, yanakusaindia, kuweza kupunguza msungu wa mawazo yanakusaindia kuweza kukua na uwelewa wa jambo moja ama lile lingine. Hivyo, jinsi ambavyo mtu anavyo kuwa akiutumia akipendelea mazingira uwezi kutofautiana na ni nini ambacho unachokuwa ukikifanya kwa wakati huo. Ni nini ambacho kinaitajika kutoka kwako kwa wakati huo. Hivyo, kwangu binafsi, mi ni mtu ambaye ninathamiria na kufurahia pale ambapo ninapokuwa nikishiriki kwenye mazingira kama vile kama vile ninapokuwa nikihitaji muda wa kuweza kutengeneza kukua na kutoa ushauri maalum. Ninaitaji mazigira kimya. Unajua kimya inakusaindia sana kuweza kupunguza Either isia za akili yako. Inakusaindia unaeza kuwa mtu ambaye uliopumzika. Ni mtu ambaye unakuwa na uelewa jambo moja ama lile lingine. Unakuwa kwamba unajua jinsi gani ambavyo unavyoweza kutekeleza swala moja ama lile lingine. Hivyo mazingira ya kimya ninayapea kipaumbele pale ambapo ninaitaji kukuwa na uelewa wa jambo ninaitaji kujua njinsi gani abavyo unavyo itaji kuweza kutimiza swala fulani ama lile lingine. Hivyo mii binafsi nachukualea mazingira kama swala la kutilia maana sana najua kwamba pale ambapo ninatilia mazingira maana inakua kama kitu chakutiliwa mfano. Pili kuna wakati ambapo naitaji mazingira ambayo yanasauti ama kelele nyingi. Kwa mfano pale ambapo napokua nikisherekea. Pale ambapo napokua ni kiburudika. Kwa mfano chukulia kwamba dio nimeenda kwenye kwenye kuangalia mpira kama vile kandanda ama soka. Huu mpira ambao mtu anaitaji kukua kwamba anaburudika, anaeza kuongea wengine, anaiyari ya kuweza, unaeza kuruka juu, ukifurahia aitha ushindi. Hivyo ni swala la kutilia maanani kwamba ni kitu cha muimu kuthamiria na kujua kwamba aina ya mazingira ambayo mtu binafsi anayafuraia uweza kutofautiana na aina ya kazi na wakati ambapo anapokua akifanya. Hivyo pale ambapo pia mtu anapokua akishugulikia kama vile akifanya shuguli ambayo inaitaji haitha watu kupata ushauri ama unapata kwamba unahitaji mazingira ambayo ni ya watu ambayo wana aitha wanaongea lakini si sana. Hivyo pia mazingira hutofautiana kulingana na ni kazi gani ambayo mtu anapokuwa akihitajika kuitekeleza. Mii binafsi pale ambapo nitajika kuwa ni kifanya suara la kufanya kusikiliza mawazo yangu kuweza kutatua njisi gani ambavyo mawazo yangu yananisumbua kuweza kutatua ni swala gani ambayo aitha naeza kulifanya kwa mfumo huu ama ule mwingine. Ninaweza kujua ni nini ambacho kinaitajika. Hivyo ninaitaji mazingira ambayo ni tulivu. Mazingira ambayo yananiitaji mii binafsi kuwa na upekee wa kuweza kuelewa jambo kuwa na ujuzi wa kuweza kufikiria mii binafsi na nikatambua, nikajua kwamba hili nilo jambo ambalo linanisumbua na ninaweza. Iwapo ninawezo wa kuweza kulipata suluhu inafaa kutekeleza hivi na vile. Ivi itakua imetokana kutokana na uwezo wangu wa kuchukua munda na kueza kufikiria vyema kueza kutambia na kujua kwamba inafaa kufanya shuguli moja ama ile nyingine ili kueza kutimiza hili. Linafaa kufanya hivi ama vile vingine ili mwishoni nikuwe kwamba nimetimiza jambo hili ambalo aitha linanisumbua. Hivyo ni vyema kutambua kwamba jinsi ambavyo navyokuwa nikitikeleza shuguli una mazingira ambayo nayapendamiria. Lakini iwapo itanibindi kuchagua mazingira ambayo napenda kati ya mazingira ya kimya na tulivu kwa kweli nitaenda na kimya. Unajua kwamba mazingira kimya yanakuwa na upekee wake. Kwa hivyo, itakupa muda bora sara. Na kwa kweli mi hufurahia mazingina ambapo, sina mtu ambaye ananisumbua ananisumbua. Sina mtu ambaye anaeza kukuja kuni kuniletea usumbufu. Hivyo, mi napendelea mazingira ambayo ni kimya na ambaye ni tulivu ili kuweza kutengeneza wazo langu vyema naipasavyo.

Nam kusema kweli, mimi ni mtu ambaye kuna wakati ambapo nafanya kazi na wakati mwingine na kuwa ni nafanya masomo. Hivyo, pale ambapo ninahitaji mimi kujua kwamba jinsi gani ambapo ninafanya kazi na jinsi gani ambapo ninafuata kufanya masomo yangu, kwa kweli, ni muhimu sana kuweza kuandika na kuweza kutoa uelewa wa mambo ili uweze kujua jinsi au taratibu ambayo ninatumia. Unaweza kushiriki na kazi gani au masomo gani ninayofanya? Naam, kuanzia mimi ni mwanafunzi, na nasomea sekta ya utibabu hivyo nitakapofaulu nitakuwa na taji la kuitwa daktari. Hivyo hili ni somo ambalo linahitaji mtu aweze kuwa na wakati bora, aweze kuwa amejituma vyema, aweze kuwa kwamba hana usumbufu wowote. Hivyo mimi binafsi ninakuwa kwamba nimeweza kuweza kujua kwamba ninafaa kutekeleza muda swala hili ama lile lingine kwa muda huu ama ule mwingine. Hivyo nina mpango ambao ama utaratibu ambao unakua kwamba unanisaindia. Utaratibu ambao ninautumia kama kigezo cha kuweza kuthamiria ni jinsi gani ambavyo nimeweza kutekeleza swala moja ama lile lingine. Hivyo inaniwia urahisi sana kuweza kutanibii aidha. Nimeweza kufua ndafu ama nimeweza kuambulia patupu. Pili unajua kwamba mimi ni mtu ambaye ninafanya kazi ya kimtandao. Ni kazi ambayo inashiriki kama vile kazi za ili niweza kupata angalau malipo. Hivi inanisaindia unajua na hiyo kazi ndiyo inakua kama kitu ambacho inanipa mshahara. Inanipa uwezo wa kuweza kulipia karo yangu wa shule inanisaindia kwamba naweza kuendelea na kuburugisha maisha yangu vyema. Pili jua kwamba jinsi ambayo navyokuwa nikipanga muda wakutekeleza hizi shughuli mbili. Hivyo kazi na pia masomo unahitaji utaratibu maalum unahitaji mpango maalum unahihitaji kwamba nina uwezo wa kujua lengo, lengo lipi ambalo nafaa kuwa nimeaifikisha kabla ya mwisho. Hivyo labda unaweza kueleza jinsi ulivyochagua njia hii. Naam, najua kwamba jinsi ambavyo nilivyochagua masomo haya ilinibidi kutokana na pale ambapo nilipofanya vyema sana baada ya masomo yangu ya shule ya upili. Hivyo nilipata alama ya A, Hivyo ikanibidi niende kwenda kwa kufanya udaktari, na hicho ni kitu ambacho nilikuwa nikikipenda sana ni kitu ambacho kilikuwa kwenye akili yangu kila muda pia pale ambapo niliingia kwenye kazi. Kwa kweli lilikuwa swala ambalo nililithamini, ni swala ambalo nilikuwa naliona kama lina umaana, ni swala ambalo linaweza kuniletea mchango mkubwa sana kwangu binafsi. Najua kwamba mwishoni mwa siku nitakua na kitu cha kufurahia, kitu cha kusema kwamba nimeweza kutimiza kutokana na hili swala ama lile lingine. Hivyo, mi ni mtu ambaye nimejituma vyema. Ni mtu ambaye ninadhamini na kujua kwamba ninafaa kutekeleza swala lile ama lile lingine kwa njia hii ama ile nyingine. Je, unakumbuka kitu unachokipenda zai kuhusu hii, naam, mimi kweli ni mtu ambaye napenda sana kuhudumia wateja na kuhudumia watu ambao aidha na kusaidia kuweza kunusuru maisha. Hivyo, pale ambapo napoenda kwenye udaktari kwa kweli inaniwia urahisi sana. Inaniweka kwenye sekta ambayo mimi mwenyewe najisi kwamba ninaifurahia, kwenye sekta ambayo mimi mwenyewe najihisi kwamba ninaweza kutekeleza shughuli zangu vyema. Ninaweza kufanya shughuli na ile nyingine vyema. Hivyo ni vyema kutambua kwamba kwenye maisha unafaa kuwa na kitu ambacho kinakusaidia kuingia kwenye pahali ambapo unapokuwa ukifurahia. Si sa kwa sababu tu ya kusoma naam masomo ni muhimu lakini jua kwamba aidha unapenda hili ama lile lingine Mwatae unataka mwishoni uweze kuwa aidha ueweza kutimiza jambo moja lile lingine. Hivyo inakuhitaji we binafsi ukuwe na uelewa wa jambo ukuwe na jinsi unajua kwamba ni jinsi gani ambavyo unavyoweza kutekeleza swala hili ama lile lingine. Hivyo ni changamoto gani unapata? Naam kwenye masomo kwa kweli, unapata changamoto kwamba, kuna wakati ambapo unakuwa na masomo yakiandamana. Hivyo, hauna muda wa kuweza kujipumzisha. Unakuwa kwamba masomo yanakuwa kama kitu ambacho kinakusumbua muda akili yako kila wakati na kwa kila mahali ambapo unapokwenda, unafikiria tu masomo. Hakuna kitu kingine ambacho kwenye akili yako. Pili, kwenye kazi, napitia changamoto ingine ambayo ni ukosefu kucheleweshwa kwa mshahara. Unapata ya kwamba inatubidi tungojee siku fulani ili tuweze kupata mshahara. Hapo kwa kweli inakua changamoto kwani hatuwezi kuendelea shughuli na shughuli zetu vyema, hatuwezi kufanya shughuli hii ya ama ile nyingine. Ipasavyo kama hatuna pesa. Ungependa kubadilisha kitu gani katika kazi yao masomo yako. Naam, kwenye kazi ningependa sana kuimarisha na ili nipate kazi njema na kwenye masomo ningetaka kupandisha.

Naam kwa kweli, mimi ni mtu ambaye nina vitu vingi sana vya thamani. Na najua kitu cha thamani ni kitu ambacho kinahitaji usalama kutosha. Ni kitu ambacho kinahitaji kufahidhiwa ipasavyo. Najua kitu ambacho kinathamana hakihitaji pia kuonyeshwa kila mtu. Kinahitaji kuwa mahali ambapo ni salama. Kwa kweli, kitu ambacho mi ninachokimiliki kwa sasa cha dhamana ni gari. Na ni hii gari ambayo niliweza kuweza kuinunua kutokana na jasho langu. Mi binafsi niliweza kuinunua nikiwa na miaka kumi na tisa. Hivyo ni gari ambayo imekuwa kama ni kitu ambacho imekuwa kama kinanitia moyo sana. Na nisaindia kuendelea shughuli zangu vyema. Hivyo kitu cha thamana iwapo nigeulizwa sana kuweza kujua na vitu vingine vya thamana kama vile ni na saa ambayo inanigarimu pesa nyingi. Pili nina shamba, tatu nina vifaa, nina pesa nyingi sana. Najua kwamba, jinsi ambavyo ninavyo vihifadhi hivi vitu. Jinsi ambavyo ninavyo vihifadhi ni kitu cha maana sana. Unafaa kujua kwamba, kitu cha dhamana hakihitaji kuwa kinaonekana kila adinasi hakihitaji kuwekwa popote pale. La asha, kwa mfano gari yangu. Iki ni gari ambalo, niliweza kununua nikiwa na miaka kumi na tisa. Ni gari ya aina ya Volkswagen Artion Artline hii ni gari ambayo ninaifurahia sana. Ni gari ambayo kila wakati ambapo napotoka nayo nina jihisi kwamba nimetimiza swala fulani. Hivyo ni vyema sana kudhamiria kwamba ninadhamini kitu ambacho nina kitu ambacho nina kihifadhi cha thamana sana. Nina kitu ambacho ninajua kwamba kinaniletea maana sana. Nina kitu ambacho ninajua kwamba ni cha dhamana kwenye maisha yangu. Hivyo pale ambapo unapoiona hii gari inakuwa kama kitu cha kuninitia moyo. Kama kitu cha kunisaidia kujua kwamba mimi nimeweza kutimiza swala fulani ama lile lingine. Nimeweza kupitia kung'ang'ana kimaisha. Na nikatimiza hili jambo. Hivyo inakua kama kitu cha kunitia moyo. Inakua kama kitu pale ambapo napokiona kila wakati. Inanisaidia inakua kama kumbu kumbu. Kwamba juhudi zangu hazikuambulia pa tupu. Nafasi ambayo nileweza kuitumia vyema haikuwa ya bure. Nileweza kupata manufaa. Hivyo mi binafsi huhakikisha kwamba ninafurahia mandhari ya hii kazi. Nina furahia dhamana ya gari langu. Hivyo nina furahia kwa sababu sisi kwa sababu tu ya jambo lolote lile. La hasha. Ni kwa sababu Ninatambua Ina manufaa sana. Nimeweza kupitia changamoto nyingi sana ili kwa kuhakikisha kwamba nimeweza kuipata kupitia pa hali pagumu sana ili mwishoni niweza kutimiza hili gari. Hili mwishoni nikuwe na jambo kama gari la kuweza kuburudika. Kama mwishoni nikuwe kitu kama vile hii gari niweze kuwa kwamba ninaweza kutembea na kuweza kuvutia watu wengi. Hivyo mi binafsi nimeweza kutimiza mambo mengi sana. Na hapo pia ni ninahifadhi vifitu za maana kama vile saa. Nimeweza kusema kwamba mi ninaifadhi saa mbayo inangharimu taslim milioni tatu. Hii ni saa ambayo inangharimu milioni shilingi milioni tatu za Kenya. Hii saa si kwa sababu tu ya kuhifadhi ni kwa sababu ina kumbukumbu nyingi sana. Inanisaidia inanikumbusha mengi sana pia inansaindia ukua kwamba naeza kutekeleza shughuli zangu vyema na zaindi vyema. Hivyo ni vyema kutambua kwamba mimi ni mtu ambaye ninahifadhi vitu vingi sana vya dhamana. Sio gari tu, sio saa tu bali pia ninahifadhi pesa ninajua kwamba kwenye hii dunia pesa ndiyo kitu ambacho kinasaidia kila sekta kinasaindia kila kitu ili kiweze kuingiliana hivyo si ninapokuwa na hizi pesa ambazo nimezihifadhi kwenye maisha yangu kwa kweli nina zitumia vyema ninazitumia kama kitu cha kuweza kunivutia kama jambo la kuweza kupata muda wangu vyema sana ninautumia vyema hivyo mi nina vitu vya dhamana tofauti tofauti. Nina saa, nina gari, nina pesa na kama tunavyojua kwamba pesa ni kitu cha dhamana sana. Tunavyo kwamba kwenye hii dunia karibu kila andinasi anakua akitafuta pesa, anakua kwamba dhamira yake lengo lake mwishoni mwa kila wakati ni kuweza kupata hela fulani ili aweza kutekeleza swala hili ama lile lingine. Hivyo, mimi binafsi ninahifadhi pesa. Na vitu tofauti tofauti ambavyo ninahifadhi kuna pia kama vile ninahifadhi pikipiki inanisaidia kutoka sehemu moja ama ile ingine hivyo nina vitu tofauti tofauti nina gari, nina saa, nina pia pikipiki na pia maisha.

Kwa kweli, jinsi ambavyo navyokunywa maji kwa siku uweza kutofautiana sana. Kuna wakati ya ambapo najipata kwamba nakunywa. Kwa kweli, unajua kwamba maji ni kitu cha maana sana kwa mtu kwa mwili wa binadamu. Na ni kitu ambacho mtu anafaa kukichukulia kama kitu cha umaarufu. Ni kitu si sula la kusema tu unakunywa maji. La hasha, unajua kwamba kiwango ambacho unachokunywa maji. Uweza pia kuambatana na nini ambacho kinakuhitaji. Hivyo, pala ambapo unapohitajika kunywa maji angalau kama vile lita mbili kila siku unafaa kujua kwamba mwili wako unahitaji. Hivyo, nikianzia kwangu binafsi, ninatambua kwamba mwili inahitaji angalau lita saba za damu. Hivyo, angalau ukunywe klasi angalau nne tano za maji. Hivyo, kukunywa maji ni kitu cha maana sana, unajua maji ya na maana sana, yana saidia pia kuweza kutekeleza shuguli kama vile za kuweza kusiaka chakula kwenye mwili wako. Unajua chakula si swala tu lakusema kwamba utaala na kifike vyema. La hasha, kina hitaji maji ili kuweza kurahisisha jinsi ambavyo chakula kitakavyo weza kusiagwa. Hivyo, jinsi ambavyo unavyokunywa maji pia jua kwamba maji yanakusaidia kuweza kujizuia kutokana na magonjwa. Kuna magonjwa pia utokana na ukosefu wa maji unajua kwamba maji ndio ndicho kitu ambacho, ndicho kiritubisho ambacho kina saidia kutengeneza damu. Na tutajua kwamba ukosefu wa damu unasababisha magonjwa kama vile riketi, hivyo na anemia. Hivyo haya magonjwa uweza kuzuiwa kutokona na kukunywa maji ya kutosha. Naam, kukunywa maji ya kutosha, kuna kusaidia pia. Kuna saidia pia kuweza kufanya usafirishaji wa vifaa kwenye damu yako. Unajua pia maji uweza kuwa na vitubisho kama vile kalshiamu. Tunajua kwamba, kalshiamu ni kirutubisho ambacho kina julikana kwamba kina umaarufu kina maana sana kwa mtu. Kwa mwili wa adinasi yeyote yule ili kweza kumsaidia kuweza kuwa na mifupa ambayo ina nguvu kuweza kumsaidia kwamba mifupa yake inaweza kustahimili haidha kama vile kufunjika hivyo tambua kwamba maji yana umuhimu sana kwa mwili wa binadamu maji ni kitu cha maana sana cha kutilia maana maji ni kitu ambacho unafaa kwamba unaweza kukitekeleza vyema ukinywa maji kila wakati unajihisi kwamba umeweza kujipumzisha pale ambapo ulikuwa na uchofu umeweza kuisha hivyo mimi nadhamini kwamba maji ni kitu cha maana sana na hivyo ninakipa kipaumbele hivyo ndiyo maana kwamba ninahakikisha kila siku kabla ya kulala kutoka niamke hadi kulala angalau nimekunywa angalau glasi nne au tano za maji pia jua kwamba uwezo wa mtu kuweza kunywa maji utofautiana pia kulingana msimu. Kwa mfano chukulia kwamba uko kwenye msimu wa baridi. Hapo kwa kweli inakuwia vigumu sana kuweza kunywa maji. Kwani unajua kwamba jinsi ambavyo utakavyo kunywa maji kwenye msimu wa baridi. Inatofautiana vile utakafia kunywa maji. Kwenye msimu wa jua kali kwenye jua kali unajipata kwamba mwili wako unakuwa kwamba unatoa jasho nyingi sana. Mwili wako unahitaji maji mengi. Hivyo unajipata kwamba unafurahia na unasikia sana Kiu. Pala mbapo unasikia kiu unajipata kwamba mandhari ya maji unafurahia ule utamu unatokana na maji. Hivyo unajipata kwamba nafasi bora sana ya kuweza kujikinga na kitu kama vile magonjwa kujikinga kutokana vitu kama ambavyo vingeweza kukusababishia haidha marathi. Hivyo nivyema kutambua kwamba unywaji wa maji ni kitu cha maana sana. Ni kitu cha kupigiwa mfano. Ni kitu cha kutambua kwamba kina umaana na umaarufu kwako binafsi. Kina kuletea mambo ambayo yanaweza kukuletea uzuri sana kwako binafsi. Hivyo mimi binafsi mimi ninatambua ya kwamba maji ya na umaana. Hivyo nakunywa angalau glasi nne hadi tano kila siku kutoka niamke hadi napoenda kulala. Kwani natambua kwamba mwishoni mwa siku ni mimi binafsi nitanufaika kutoka na maji ambayo nayanywa. Ni mimi binafsi ninajua kwamba haya maji ya manufaa kwangu binafsi. Ninajua kwamba haya maja yanasaidia kama vile kutoa uchafu kwenye mwili. Yanasaidia kama vile kuweza kusafirisha vitu kwenye mwili wangu. Hivyo maji yana manufaa na hivyo mimi nakunywa glasi nne hadi tano na wakati mwingine sita ama saba.

Naam kusema kweli, siasa ni kitu ambacho mtu anafaa kujua kwamba ana msimamo maalum. Siasa ni pale ambapo unajipata kwamba mnazungumzia kuhusu serikali. Hasa siasa hujikita kwenye mazingira ya kiserikali. Na kwa kweli, mimi ni mtu ambaye nadhamini na nakujua kwamba sera za kiserikali zinafaa kutiliwa maanani. Hivyo kunifanya kwamba kupenda kuzungumza kusu siasa. Unajua siasa, pale ambapo unapukua ukizungumza una uwezo wakuelewa kwamba naweza kunufaika kutoka wengine kueza kutambua ni jinsi gani mtu ambayo aidha uliweza kumpea kura ama uliweza kumuweka kwenye uongozi ameweza kukunufaisha. Ni jinsi gani ambavyo umeweza kupata maendeleo kutoka kwenye wanasiasa ambao aidha uliwapa imani yako. Hivyo, kupenda kuongelea siyasa sisi wato bila kupenda. La hasha, ni kutambua kwamba una jukumu maalumu kwenye siasa. Una jukumu maalumu kutambua nafasi yako ambayo imeweza kuchukuliwa na viongozi. Unaweza kutambua kwamba viongozi wametakeleza shughuli na ile nyingine. Hivyo, kujihusisha kwenye siyasa inakupa mpango, inakupa nafasi bora sana. Ya kueza kuwelewa ni jinsi gani ambayo nchi inavyo endelea. Unakuwa na uweleo wa jinsi gani ambavyo, mambo yanaenda upande gani hivyo, mimi binafsi ninapenda sana kujihusisha kwenye siasa. Ninajua siasa ni muhimu, na siasa zinaweza pia unakua na mapato maalum. Unajua pale ambapo tunapopatana kwenye kikundi maalum tunaweza kuzungumza kuhusu swala fulani. Pia mimi ni mtu ambaye nina nia ya kuweza kuingia kwenye siasa. Nina nia ya kuweza kuwa kiongozi, na hivyo, ninapenda sana kuingia kwenye, kushiriki kwenye mazungumzo ya kisiasa. Ninaweza kuitwa pamoja na nikaweza kusikiza manifesto ya wanasiasa wengine. Nikaweza kuwakosoa pale ambapo, aitha ninasikia kwamba huyu mwanasiasa hajatekeleza swali hili vyema. Huyu mwanasiasa haja zingatia sera ambazo alikuwa ametu ahidi. Hivyo, jinsi ambavyo ninavyokuwa nikitekeleza shughuli zangu. Ninakisha kwamba siasa nazipenda. Ninaeza kujizungumuza na jishirikisha kwenye siyasa ili nikue na kuelewa jambo ili niweze kuwa kwamba ni naeza kutekeleza swala hile ama lile lingine ipasavyo, ni naeza kuwa naelewa jambo hili na nikaeza kuwakosoa ambao hawaena huo uelewa. Hivo pia jua viongozi ni watu ambao wanahitaji mawaidha, hivyo kwenye siasa nina nafasi bora sana ya kuweza kuwapa hawa wanasiasa mawaidha. Haya mawaidha si tu kuwapa. Kuna wakati ya ambapo unaweza kubahatika na ukaya chukulia kuwa kwamba ni mawaidha ambayo yataleta mabandiliko sana kwenye jamii. Mabadiliko ambayo ni mema. Hivyo, mimi binafsi ni mtu ambaye natambua nafasi ya siasa kwenye nchi. Natambua kwamba siasa zimekuja ili kueza kurahisisha utenda kazi wa viongozi. Kueza kusaidia pia jinsi ambavyo tunavyo weza kuwachagua viongozi bora. Kueza kusaidia kwamba tunapunguza kuwepo kwa makosa pale ambapo tunapokuwa tukichagua viongozi. Hivyo, mimi binafsi nachukua muda bora sana kuhakikisha kwamba nina ueweleo wa siasa. Ninaweza kujua kwamba, hizi siasa zimeweza kufikia mahali hapa na zinafaa kutimia hadi mahali hapa. Hivyo, mimi ni mtu ambaye natambua siyasa na ninaipa dhamira njema na najua kwamba siasa zinafaa kupewa kipau mbele. Natambua kwamba siasa ni kitu ambacho kinafaa kupigiwa mfano, kinafaa kuhakisha kwamba mwishoni mwa siku nimeweza kutimiza hili ama lile lingine, nimeweza kufanya jambo moja ama lingine. Hivyo vile ambavyo nakua nikitekeleza shughuli zangu, nina imani kwamba siasa zina umuhimu. Na neweza kujishirikisha kwa sababu pia mi ni kiongozi, ninaweza kusikiza manifesto ambayo viongozi pia wengine walio nayo. Hivyo mimi ni mtu ambaye napenda siasa sana, ninazidhamini, najua kwamba zina mchango maalum. Siasa zina nafasi maalum kwenye maisha yetu, nafasi ambayo zinachukua ambayo inatunasaidia sana. Hivyo kwenye kushiriki kwenye siasa siso la tula kushiriki. Ni swala la kutambua kwamba siasa zina maana. Siasa zinatumia mtu fulani ili kuweza kutengeneza ushauri ili kuweza kuelewa jambo fulani. Hivyo mimi kama kiongozi pia ninashiriki kwenye siasa na hivyo nazipenda sana kwani zinanipa na mfasi ya kuweza kuhutubia watu manifesto yangu, zinanipa nafasi ya kuweza kuwashawishi watu waweze kunipa muda mwingine wa kuweza kunichagua kama kiongozi wao. Hivo napenda sana kuzungumza kuhusu siasa kila wakati.

Naam kusema kweli juisi huwa tofautofauti na huweza kutengenezo kutoka wa matunda. Na tunajua kwamba juisi za matunda ni tofauti. Hivyo juisi pia huwa tofautofauti. Hivyo uwezo sema kwamba kuna juisi fulani ama ile fulani ambaye zina kuwa ni kama kwamba zina fanana. La asha. Tunajua kwamba yu iwapo ladha ya tunda ni tofauti. Inamanisha pia juisi ambaye linalotokana ilo tunda inakuwa tofauti. Hivyo, kuna juisi tofauti tofauti, kuna mfano kwamba kwanza ni juisi ambaye natukala na embe, ambaye natukala na juisi ya embe, pili kuna juisi ya chungwa, tatu kuna juisi tofautofauti kama vile juisi inayotokana na nazi, hivyo, mimi mwenyeo najua kwamba kila juisi hukuwa na umuimu wake, kila juisi huwa na upekee ambao lio ndani yake, hivyo, ninatambua na kuipa kila juisi nafasi ambayo inahitaji. Na hivyo, labda iwapo itanibidi kuweza kuchagua juisi ambayo inanifuraisha na ilio na ladha ambayo inanipa umaana sana. Ndipo ambapo nitakapoingilia kwenye juisi kama vile juisi ya embe. Unajua kwamba embe ni tunda ambalo ilio na ladha sana. Unajua kwamba kila mtu anafurahia mandhari ya kula embe. Kila mtu anafuraia pale ambapo anajishirikisha na ulaji wa embe. Tunajua embe ni kitu ambacho kinasaindia sana kwenye viutubisho. Kuangalia kwenye embe palebambapo unapokuwa una embe lenye vitamini. Tunajua kwamba vitamini ni vitubisho ambavyo vina umaana sana kwenye miili yetu. Ni vitubisho ambavyo vinasaindia miili yetu kuweza kukua vyema. Vitubisho ambavyo vinasaindia miili yetu kwamba inaweza kutekeleza shughuli zote ipasavyo. Hivo, pale ambapo tunapokuwa tukila embe. Kwa kweli, tunajipata kwamba, tunashugulikia sana virutubisho venye mwili yetu. Tunashugulikia sana ni jinsi gani mwili yetu inakuwa na unakuwa kwamba, unaweza kutimiza. Kuwa kwamba, una umaana sana. Hivyo, mimi binafsi, natambua nafasi ya juisi ya embe. Natambua kwamba, ina ladha, inaleta kwamba una uelewa wa jambo fulani, uneweza kujua kwamba embe, inakusaidia kwamba una utamu, nasikia ile hathi ile utamu ambao unatokana na embe, hivyo mimi binafsi ni mtu ambaye nimeeza kujihusisha na embe sana nimeweza kujihusisha na juisi ya maembe sana pia usisau kwamba ni nimeweza kujaripu juisi zingine kama vile juisi za chungwa na ni chungwa ni juisi ambaye iliyo na ladha yake ni juisi ambayo kwa kweli ukiinywa kweli utasema kwamba ina ladha ina utamu pia ina virutubishu ambayo vilivyo na dani yake. Na kila mtu anadhmiria viutubishu ambavyo vinaandamana jinsi gani anavyo viitaji kwenye mwili. Kila mtu kuwa na lengo maalum za viutubishu ambavyo anafaa kuvyafiafikia mwishoni mwa kuinywa hiyo juisi. Hivyo, mimi pia nimeshiriki pia kwenye kunywa juisi kama vile ya nazi. Unajua nazi kwa kwamba ni kitu tamu. Ni kitu ambacho kina ladha yake speshele. Ni kitu ambacho kina uwezo wa kuweza kukuweka utamu ule ambao unakufanya kwamba inakuhia ugumu kuweza kuiacha kunywa. Naamu, kila juisi huwa na upekee wake. Kila juisi huwa na umaarufu wake. Na pia kuna juisi nyingine ambayo ni mchanganyiko wa embe, chungwa na nazi. Naam, iyo ni juisi ambayo kwa kweli ina wingi sana wa virutubisho. Ni juisi ambayo imeweza kuwa na virutubisho vingi sana ambavyo kwa kweli vinafaa kuchukuliwa kwa umakinifu unafaa kujua kwamba hapo kuna vitamini, hapo kuna proteini, hapo kuna vitubisho vingine ambavyo vinasaidia mwili sana. Najui vitubisho vina saindia mwili kwa njia tofauti tofauti. Kwa mfano tunajua kwamba vitamini na vinginevyo vinasaidia mwili kwanza kwa kuweza kujikinga dhidhi ya magonjwa. Tunajua kwamba magonjwa ni kitu ambacho kinaweza kukudhuru kimaisha sana. Magonjwa ni kitu ambacho kinaweza kukufanya we binafsi. Unakuwa na hali ambayo hujielewi. Unakuwa na hali ambayo inakufanya hausikii huru nayo. Hivyo, pale ambapo unapokuwa ukishiriki kwenye kufurahia mandhari ya kama vila maembe, unajipata kwamba unafurahia. Kwamba umeweza kutimiza shuguli moja mara nyingine. Hivyo, mimi ninafurahia. Hiyo hapo inananibidi sana. Kuweza kuchagua juisi ambayo naipenda kati ya juisi ya embe juisi ya chungwa na juisi ya nazi. Kwa kweli, mimi nitaeda na juisi ya embe. Ninajua kwamba, embe ni tunda ambalo lina umaarufu wake, ni tunda ambalo lina upekee wake. Mkiskia ladha yake, haiwezi kulinganishwa na chungwa. Haiwezi kulinganishwa na nazi. Hivyo, mimi napenda sana juisi ya embe. Kwa sababu ya manufaa ilio nayo.

Naam kwanzia kabisa tunatambua kwamba mwaka una miezi kumi na miwili. Na hii miezi kwakweli mtu huweza kuipenda kutokana na shughuli ambazo zinazojihusisha na huo mwezi. Hivyo kuna wakati ambapo unajipata kwamba aidha unapenda januari ama februari ama mwingine unapata kwamba unapenda aidha Machi, Agosti ama Julai ama nyingine unapata Disemba. Naam, kila mtu ana nia yake, kila mtu ana mtazamo wake, kila mtu ana mwezi ambao anajisikia kwamba unamburudisha, mwezi ambao anajisikia kwamba ako huru nao, unasikia kwamba unaburudika pale ambapo unapokuwa ukijihusisha na huu mwezi. Hivyo, mie ikiingia kwangu binafsi nina dhamiria kwamba mwezi ambao naupenda sana ni mwezi wa disemba. Siyo tu kuupenda kwa sababu ya shughuli zingine ni kwa sababu ya sherekhe ambazo zinakuwa zimejihusisha. Naam, ukiingilia kwenye mwezi wa disemba, tunaona kwamba, huu ni mwezi ambao unakuwa kwamba, ni mwezi wa furaha, ni mwezi ambapo mna patana kama vile familia, mna patana na marafiki, mna weza kutoka kwenye kazi zenu, na mna kuja pamoja ili muweze kusheherekhea. Unajua kwamba kusheherekhea si swala tu la kusema kwamba mmekuja pamoja. Si swala tu la kula. Pia inaweza kuimarisha urafiki wenu. Imeimarisha uhusiano wenu. Hivyo, mimi ninafurahia sana na napenda mwezi wa disemba. Kwani ni mwezi ambao kwa kweli huo nauweka kando na kutambua kwamba huu ni mwezi ambao sihitaji kuweza kusumbuliwa na mtu yoyote. Ni mwezi ambao nimeuweka kando kama mwezi wa kufurahia wa kusheherekhea mwezi ambao huhitaji usumbufu. Hivyo, mimi binafsi kiingia kwangu ndio najua kwamba kuna miezi nyingine kama vile januari, februari, agosti, marchi na hizo zingine. Lakini mwezi wa disemba uo mwezi wa kipekea. Kwa mfano tukianzia tunajua kwamba mwezi wa disemba huwa na sherekhe ya mwaka mpya ya wakusherekhea kuweza kusherehekhea kuzaliwa kwa yesu, kwa Yesu kristo. Hapo tumechukua kwamba ni siku ya krismasi. Hapa huwa siku maalumu ambapo kila familia hukuja pamoja. Kila watu kuja pamoja wanaelewana. Wanaweza kushughulika shughuli moja ama ile nyingine. Wanatekeleza kazi zao vyema. Hivyo wanaimarisha pia uhusiano wao. Hivyo pale ambapo unaponihitaji kuchagua kati ya mwezi ambao ninaoupenda sana kwa kweli disemba inachukua wakati wote. Na baada ya disemba tunaingia januari tunajua kwamba januari ni mwezi ambao kwa kweli naam, kuna sherehe tofauti tofauti lakini unakuwa mwezi ambao unahitaji mtu kutumia pesa sana. Kwa mfano iwapo una mtoto ambaye anaenda shule unahitaji kulipa karo. Iwapo una mtoto mwingine pia anawezafanya shughuli hii ama ile nyingine. Unahitaji kumulipia, hivyo ni vyema kutambua kwamba Januari ina sherekhe naam. Na kuna watu ambao wanaipenda. Hivyo unaweza kusema kwamba inapendwa na watu tofauti tofauti. Pili jua kwamba kila mtu hukuwa na mwezi wake maalumu ambao anaupenda kwa mfano ukiingia kwenye kwa wafanyikazi kama vile wakulima. Tunajua kwamba wakulima wengi wanapendelea msimu wa mvua. Kwani hapo ndipo wanapokuwa na mazao yao bora. Hapo ndipo mazao yao yanapokuwa kwamba, yanaonekana kwamba, yanauwezo wa kunawiri vyema. Hivyo unapata kwamba wakulima wengi wanafurahia sana katika msimu wa mvua. Ikilinganishwa na wengine ambao kwa mfano kuna wakati pia mvua inakua nyingi sana inaleta kama vile maafuriko. Hivyo jua kwamba kila kitu kina kiwango ambacho wana kipendelea. Hivyo, mimi binafsi kiingia kwangu. Dio najua kwamba kuna mezi nyingine kama vile januari, februari, agosti, marchi na hizo zingine. Lakini mwezi wa disemba uo mwezi wa kipekea. Kwa mfana tukianzia tunajua kwamba mwezi wa disemba huwa na sherekhe ya mwaka mpya Canada hizi ni nchi ambazo kwa kweli zinakuwa na barafu sana hivyo wanafurahia pale ambapo ni miezi ya msimu wa jua kali, kwani wanajua kwamba hawatateseka kutokana na barafu ambayo kwa wakati mwingi huweza kujipata imejikita pahali kama vile kwenye barabara, pahali pengine hivyo hapa uwa siku maalu ambapo kila familia ukuja pa moja. Kila watu kuja pa moja wanelewana. Wanaeza kushugulika shuguli moja mele nyingine. Watakileza kazi zao vyema. Hiyo waneimarisha pia usiano wao. Hivyo natambua kwamba naam kuna miezi mingi sana, kuna miezi moja hadi miezi kumi na mbili, lakini mwezi ambao mimi nauthamini sana naupenda sana si mwezi mwingine bali ni mwezi wa disemba. Sio kwa sababu tu ya sherekhe, bali kwa sababu ya uhusianio ambao tunaujenga, kwa sababu pia naweza kutengeneza urafiki mwingine, hivyo Disemba una kipekee wake na ndio mwezi ambao wa mwaka ninaupenda zaidi na zaidi.